Napenda baridi, wakati wa baridi mtu ana fikra unakuwa na changamoto kufikiria, so wakati huo unawezafanya mambo mingi. Hii inakuwa pia ishara ya kuwa, unaezakuwa unajihisi ki mwiri vile unaskia. Inasaidia sana kuwa na mafikri ambayo haina ma joto mingi, wakati wa baridi kila mtu anaezakufanya vitu.

Hii inalingana kulingana na ile kazi ambayo nafanya. Mimi naweza kaa mpaka saa nne halafu nahakikisha ili mwili yangu ikuwe na nguvu nipate masaa ya kulala kama masaa manane. Kwa sababu hiyo inasaidia pia kiafya. Kwa hivo inalingana na majukumu yale niko nayo ndio itadhibitisha wakati nitakaa.

Nina malengo kadhaa ambayo nimetia kwa kazi yangu. Kwanza kitu cha maana ni kwamba hua natia bidii katika kazi ambayo yote ile inafanya. Hii inafanya kuwa mimi nikiwa focused kwamba lazima nitimize jambo fulani katika malengo yangu. Lazima nitie mambo ya wakati. Lazima niwe na wakati ambao nimedhibitisha kwamba nitafanya hili jambo. Hilo lingine ni kwamba lazima niwe pale niwe mwangalifu na niangalie niwe keen kwa yale mambo nafanya.

Mafunzo yale ningetaka kupata kazini ni kwamba, ningetaka kujua teknolojia ya kisasa. Ili ifanye kazi yangu ikue rahisi, niweze pia kufanya maju majukumu yangu na katika bila kusurutishwa na majukumu yangu pia niweze kuyatimiza. Ningependa pia nipate kujua vile watu naweza hudumia watu nafanyia kazi. Nikue marafiki na wao na nijueze kuwapigia simu na kujua vile wanaona zile huduma napatiana. Pia ningetaka kujua mafunzo ambayo ni kwamba ni vile ninaezaka vizuri na wale wafanya kazi tunafanya na wao bila mazo(inaudible) team work sisi wenyewe. Hayo mafunzo ni muhimu sana kwa sababu itafanya kampuni iendere vizuri na kazi ifanyike kwa kuwa na umoja.

Mimi napenda kuiba. Mimi pia ni mwanasanaa ambaye anatumia muziki kueneza jambo. Uzuri wa kuimba ni kwamba inafanya mwili ukuwe na utulivu, utoe kukuwa na presha yote utakuwa na utulivu sawa. Kuimba kunasaidia pia kusambaza ujumbe fulani, pia kunaleta jamii pamoja. Kwa hivyo mambo ya kuimba inasaidia sana kutunza roho ya mtu, ata kama ulikuwa umechoka, wimbo inakuwa kituliza roho. Sasa mziki na uimbaji ni kitu ya maana sana katika duniani kwa sababu inatusaidia tuwe na utulivu, na pia tusomeshe watu kutumia uimbaji na pia inasaidia wanasanaa kupata hela kidogo kuendeza maisha yao kifeva.

Namkubuka mwarimu wa shule yangu ya msingi, Kebiko Primary School, ambaye alikuwa anaitwa Wainaina Wabulele from Gekoni. Huyo mwarimu alikuwa mtu mzuri sana, alitufunza mambo ya nidhamu, kutii wazazi wetu, na kukua watu wenye busara katika jamii. Mwarimu ambaye hata wa leo alifanya mchango kwa maisha yangu. Mwari mwabuleli, pali alipo, alale salama.

Musimu ule wa mwaka ambao ninao upenda zaidi ni musimu wa krisimasi. Krisimasi inakitu inafanya watu wanakua pamoja, kunakua na upendo, watu wanakusanyika pamoja, wanakura pamoja, na pia inatukumbusha pale mwenyezi mungu yule tunamuamini yesu alisulubiwa alizaliwa. So wakati huu jamii zinakua pamoja, tunaokumbuka wale hawana kitu, tunawapatia vitu, tunapatiana zawadi, na pia tunakaa tuki omba pamoja.

Mimi nashugulikia siku muda wa mwisho wa siku ya mwaka huu disemba, tarehe thelathini na moja. Nimejipanga kwamba nitakaa nyumbani, nivukishe mwaka, nikiwa hapa, tukiwa na familia. Wakati huo tumejiandaa kwamba, lazima tuwe na vitu vya kutuma, zauti, lazima tukae pamoja, tuombe pamoja, tuimbe pamoja, ili mwaka ukivukisha tujaribu kuona mwaka wa 2026 wenye mafanikio. Hili ndilo ombi langu.

Mimi naupendelea mwanga mkali. Mwanga mkali ni mzuri kama unataka kufanya kazi inayohitaji umakini mkubwa kama kusoma, kufanya kazi za ofisini na kupaka rangi. Husaidia kuamka na kudumisha umakini lakini unaweza pia kusababisha machovu ya macho kama ni muda mrefu.

Jambo ambalo nafanya kwanza before nianze kazi ni kwamba nakiri yale majukumu yote napaswa nimalize katika hiyo siku. Pia nikimaliza kunakiri hayo mambo ya ambayo majukumu nitayafanya, huwa pia naomba ili nianze siku ikiwa mzuri. Pia nahakikisha kwamba wale wenzangu wote tunafanya na wao nawasalimu ili tuweze kuwa na siku njema na kuwatakia kila la heri.

Before, kabla mimi niende kwa mkutano, huwa mimi najitayalisha vizuri na nakiri yale mambo nitaenda kusema, pia nahikikisha kwamba mkutano hata tukienda huku lazima iwe mkutano mfupi mfupi ambao ni wa vitendo. Pia mimi na na huwa nasema lazima tutumie teknolojia kwamba ata kama mtu hayuko karibu tutahakikisha kuwa tumemuengiza katika teknolojia ili tuwe tunawasiliana.

Kuna mambo nimejifunza katika hii maisha kwamba, maisha inategemea wewe vile unaichukua, hakuna mtu ambaye atakuja kukuongoza, lazima we ndio utakuwa mwalimu na pia uwe mtu wa hekima kwa wenzako na wale watu tuko na wao. Pia lazima uwe mtu mwenye heshima. Heshima si utumwa lazima tupatiane heshima pale unapoenda pale watu wale unafanya kazi na wao na wale watu mnakaa na wao heshima lazima sisi sote tuonyeshane pia lazima tushirikiane katika maisha maisha ni safari ma msafiri huwezi kuenda ukiwa pekee yako, kama unataka kufika mbali Lazima uwe una watu ambao mnapelekana na wao.

Mimi naweka siri yangu nikiwa peke yangu kwa sababu kuna kitu kimoja nimejifunza kwamba hakuna siri ya watu wawili. Kwa hivo kama kuna neno siri ambalo ninalo siwezi kuambia mtu mwingine. Lazima nikaye nayo mimi kimwenyewe bila kuambia ata rafiki yangu. Kwa hivo lazima sisi tujifunze kwamba usalama wako inalingana na ile siri unaweka. Usiwe mtu wakupayuka maneno unapatiana huku, hapo hakuna siri. Hata ukipatia mtu ambaye ni mwingine, hakuna siri ya watu wawili. Siri ni mtu mmoja.

Mutu anaweza kuhusu tathimini za kazi, mutu anaweza kujihisi kwa jia tofauti kulingana na hali yake kibinafsi, matarajio yake na jinsi ilivyo pokea maoni. Kwa kawaida hizia zinazo jitokeza ni kama furaha au kuridhika, musongo wa hofu, motisha ya kuboresha, kukata tamaa, kwa ujumla ni vizuri kuzingatia tathimini kama furusa ya kujifunza na siyo tu kupimo cha kuthibiti au kuhukumu. Unaweza pia kuzugumza na musimamizi wako ili ufahamu kwa udani ni nini unahitaji kuboresha.

Mimi hupenda kutembea kwa mguu. Hii inasaidia kwa sababu inajenga misuri, mwiri unakuwa na nguvu. Pia wakati unatembea miguu, pia unapambana na mambo ya magonjwa mbayo inayeza letwa kwa kutokuwa hunafanyi kazi. Kwa hivo, kutembea kwa muguu kuna saidia sana kwa kutia misuri nguvu, pia unaji hii ni kinga kwa magonjwa kama ya kimoyo, ama ile nyingine ya ambayo inaretwa na kutokua kuzongojiratia lishebora. Kwa hivo, kutembea kwa mugu kuna saidia sana.

Mimi napenda kuogelea. Kuogelea kuna saidia unafaida mingi za mwili. Kwanza kupunguza mzogo, hufanya mwili mzima hufanye kazi. Na ni buranda ni burudani safi tu. Na kuogelea kuna saidia kukua mtulivu ata inafanya mwili wote kufanya kazi.

Naenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki. Ibada yetu inakua ya jumapili na inaanza kuanzia saa nne hadi saa sita na nusu. Hii ni wakati mzuri sana kukutana na wale jamii zingine ambazo ziko karibu zile zinakuwa zimeenda huko kwa ibada. Wakati huu hua pia unaweka roho yako na ''then'' mwenyezi mungu unaenda kuomba nguvu za yale mambo unafanya na kushukuru kwa yale umeyapitia. Katika muda huo wote wa juma moja.

Rafiki wa karibu, rafiki wangu wa karibu, anaitwa Gitau Wanguthi. Yeye tulikutana wakati wa harakati za binadamu, za kupigania haki za binadamu, tukiwa kazini kule. Tulikuwa tumekuwa tukifanya kazi na yeye, ili kujaribu kuleta katiba mpya. Na tumekua tukitembelea jamii, kuwahamasisha, na pia tumekua na yeye masomo katika kule TDC. Pia rafiki yangu huwa anapatikana kukiwa nikiwa na jambo Huwa yeye lazima tuwasiliane na yeye kujuliana hali ha ta kama hakuna kitu lazima tuwe tunawasiliana Huwa tunawasiliana na yeye kila wakati Mimi na yeye akiwa na jambo lazima nijue na lazima niende nimuambie tujaribu kutatua jambo ambalo labda anaweza kuwa anapitia.

Mimi napenda kulala masaa ma nane kwa kawaida. Lakini wakati niko na kazi, huwa na yapungua. Kwa sababu lazima, kama kuna jukumu zinapaswa zifanywe, lazima nijaribu kumaliza majukumu yangu before niende kulala. Lakini kwa kiafia, vile imekua, naelezewa na madaktari nikwamba, ni vizuri mutu utenge masaa ya kulala, ulale kwanzia masaa ma nane hivi. Ambayo diyo muhimu, ili mwili, isiende ikalegea. Lakini ukiwa na majukumu, lazima mimi ni yatimize nilale masaa kidogo.

Shuguli zangu za wikendi zinaanza jumamosi na jumapili. Hizi siku ni muhimu sana kwa sababu hii inakuwa ni wakati wa kupumzika, wakati wa kukaa na jamii na pia wakati wa kukutana na marafiki. Huwa saa zingine huwa naenda kutazama mpira ambayo inakuwa ni ya Premier League ama ya huku kwetu ambapo naenda kuangalia mechi vile zinaendelea. Wakati huu pia nautumia kwanza kuenda mpaka kanisa, kusali na kuomba. Wakati huu unakutana na watu ambao hujakutana nao kwa hiyo wiki pia inakupatia wakati mzuri wakupumzika ili mwili iwe na nguvu kuanzia wiki inayofuata.

Dio, huwa nanunuwa simu kwa kut vitu kut wakutumia simu. Hii inanipatia kitu kimoja ni kwamba, ile convenience unapata ukiwa na simu. Inasaidia sana kwa sababu unaeza nunu itisha, nunua vitu, kupitia mutandao Pia, pesa unaeza lipa ku kut kwa kutumia simu Pia, inakusaidia kwa sababu kuna ile lekodi ambayo unaeza tumia kuonyesha kwamba ulikuwa umenunuwa hicho kitu. Pia, inasaidia kwa kubeba e pesa, ikiwa kwa simu, badaya ya kubeba pesa ambayo iko kwa makaratasi. Hii hata ukiwa unataka kitu, inakuwa rahisi kufuatiria kama ulipata ile e quality ulikuwa unataka ama nini. Kwa hivo simu Lazima tutumie kununuwa vitu.

Najenga mahusiano na wafanyakazi wale tunaofanya pamoja kwa kwanza kuongea. Pili lazima tukue tuna ile kupatiana heshima wakati mko kazini na wao tukifanya kazi. Pia mazungumzo inasaidia kwa sababu mnapozungumuza mnakuwa na uhusiano mzuri na unajua mwenzako vile anataka mkae pamoja. Pia wakati mwingine tunaandaa chakula cha mchana tukiwa pamoja tunakula kama wafanyakazi Kwa sababu watu wakikula pamoja wanakuwa wanajuana na wanashirikiana kwa yale mambo tunayofanya. Pia kufanya mikutano wakati mwingi inasaidia ili kutatua yale matatizo ambayo inaweza kuwa ikitokea Pia kuna ile kanuni ambazo tumeweka chini ambayo tunafuata sisi wote uwe mkubwa au mdogo sisi wote tukifika kwa kazi sisi ni watu tu tunafanya kazi pamoja.

Mimi napenda kuvaa nguo za kawaida Hii inanifatia furaha kwa sababu najisikia niko uhuru naeza tembea vizuri na pia zinavutia Kwa hivyo mimi huwa napenda kuvaa nguo za kawaida na ambazo ni safi ambazo pia zinaheshima zake ukiwa kwa watu.

Nasharekea siku yangu ya kuzaliwa tarehe ishini na tisa mwezi wa tisa. Hii ni siku ambayo inamaana sana kwa sababu inanikumbusha pale wakati nilizailiwa na wapia nimefikisha miaka. Hii pia inanifatia nafasi kwamba naeza shukuru mungu kwa yale nimepitia na nikayaweza. Na pia i nashukuru kwa sababu kuna wengine ambayo tulizaliwa na wawo na sahizi wako walikufa. Kwa hivo ni kitu ambayo inanifanya niangalie pale nimepitia yale maona na pia kujaribu kuona vile nitajipanga mwaka unaofu kuja.

Kifaa kimoja cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkono. Kwa sababu hii inamawasiliano kupiga simu na pia mambo nyingi unaezafanya na simu kupata taarifa na kujifunza kazi na mipango ya kila siku. Burudani kidogo pia kwa hivyo simu siwezi kosa kuishi bila bilayo.

Marafiki wapya lazima ni wajue vizuri, razima tukae tukiongea, razima ni waniangalie pare mienendo yao, razima ni hakikishe kwamba ni mejua wamekua kifanya nini, ili tubeleze kuboresha urafiki wetu, na pia ni marengo gani ambayo ya urafiki tunataka tukue nayo ili tusukume maisha. Kwa hivyo lazima tuwe tuna kile kitu kinatureta pamoja, ili tuweze kujua vile tutasonga pamoja, lazima tujuane pia nijue familia zao kule ametoka na pia ajue kule mimi nimetoka. Lazima nijue kile kitu wanapenda na mimi wajue vile vitu nina penda na pia lazima mtu wajue mipaka yangu na nijue mipaka yao, ili tuweze kuishi na urafiki muema.

Tabia ambayo naipenda kwa wengine ni kwamba ni venye watu wale watu wananyenyekea, wale watu ambao wanaheshima, wale watu wananidhamu, na wale watu ambao wanafikiria mambo ya watu wengine. Hiyo tabia huwa naipenda sana nikiisoma kwa wengine. Pia vile naona watu mtu ambaye ananyenyekea akiongea inanisaidia sana kwasababu huwa nataka, inanipatia motisha kwamba lazima ata mimi nijaribu niwezavyo niheshimu wengine tuishi pamoja na pia mawasiliano.

Sherehe yangu ya kupendeza ni ni ile wakati mimi na tembelea watoto wa mayatima, kuwapatia nguo na kuwapatia zawadi zile naweza kuwa nazo. Pia wakati ninapata watoto, hiyo huwa ni sherehe yangu ambayo inanipenza kwa zababu naona kwamba nimepatana na watu ambayo ni watakuwa watu wa kubwa kesho na pia kutaka kusikia mambo kutoko kwao. Na unajua wantoto wanakua hawana ile uadui wanakua na urafiki mwingi na unaweza jua kwamba yale mambo ya nafanyika kutoka kwa mtoto.

Ujuzi ule ningependa kujifunza ni kwamba ni ujuzi wa teknolojia ambayo inakuja kila wakati. Lazima mtu ajifunze teknolojia ili aweze kurahisisha kazi ile nafanya. Pia unasoma kuhusu teknolojia so kwa hivo lazima kila wakati wowote mtu ajari awe anataka kujua kile kitu kipya kimetokea katika teknolojia. Hii ina maana kwamba huwezi kukaa bila kujifunza teknolojia ambayo inakuja kila wakati Kwa sababu usipojifunza utaachwa nyuma sana kimaendeleo.

Nagawanya taka zangu. Kwa mfano, kama kuna makaratasi ya ambayo haiwezi kutumika tena, hiyo naiweka kando. Kama ni chakula naweka kando na takataka hizi zingine. Kwa hivo, lazima tujaribu kueka zile ambazo tunaiza kutumia wakati mwingine na zile ambazo hatuwezi kutumia. Pia lazima tuweke taka ambazo zinaeza dunga wengine wakatu wana kuja kuzichukua Lazima tuziweke mahali speciali ambapo wanaweza kuja kuzichukua.

Mimi napenda pahali ambapo ni kimya kwanza kulingana na zile kazi nafanya Kwa mfano kama nataka kuandika kitu Ningependa kukaa pahali ambapo hapana kelele pahali nitaweza kufikiria vizuri penye mazingira bora ambayo itafanya mimi niweze kufikiria vizuri Pia kuna wakati mwingine kelele inaeza saidia kwa mfano tuseme kama ni kwa mziki Kuna ile sauti ya watu, ukiona watu wanafurahi, hiyo ''sometime'' unaeza kujikuta huku Lakini kwangu mimi huwa napenda kimya na pahali ambapo mazingira ni safi.

Mimi napenda kitanda ambacho ni kizuri, penye kitanipatia mwili wangu starehe nikilala, ambapo pia mwili hautaadhirika kwamba kiwe kisafi. Kiwe kina godoro safi, kiwe na blanketi safi, kiwe na mashuka safi, yaani kitanda ambacho ukienda kulala tu una mwili wako na fikra zako zinawezatulia vizuri na usipate usingizi mnono.

Mimi nasoma gazeti. Sana sasa siku hizi hua napenda kusoma gazeti za mtandao kwa sababu teknolojia imekuja. So pia wakati mwingi hua nimepata gazeti kwa mtandao before hata hizi zingine zitoke. Kwa hivo hata nikiwa nimelala nitapata gazeti ya kwa mtandao na niweze kuipitia nijue yale yanayo endelea.

Huwa nawasiliana na wafanyakazi wenzangu kupitia mtandao ambapo tunaeza andikiana barua pepe ama tuna WhatsApp ambayo tunatumia pia mawalisiano ya ana kwa ana kwa mikutano ama kuenda kumtembelea kwa pale anafanyia kazi na huwa tunaongea ama simu tunawasiliana na wao. Hivo ndivo tunawasiliana.

Mimi naishi kwa katika nyumba ya mawe, pahali ambapo ni napoishi kuna mazingira mazuri, kuna hewazuri, pia kuna nyasi, miti, pia hakuna kelele zingi, na pia ni pahali ambapo kuna vifaa vyote vya mawasiliano, pia barabara ni mzuri, na pia ni unaezapitia wakati wawote. Pia hakuna wizi, kuna usalama wakutosha na pia majirani huwa tunawasiliana ili tuweze kukaa na ujirani mwema.

Natufia gari kwa usafiri wangu wa kila siku. Huwa naendesha gari, nikieda kazini, huwa nikitoka kazini na kuja na gari yangu na hiyo inanifangia kwamba naeza kuwa pahali pale nataka wakati wawote kwa sababu nitakuwa na namna ya usafiri ambao itanifikisha pale. Hata nikichelewa nitakuwa na usafiri gari yangu ambayo itaenda paka kwa nyumba na niweze kufika. Salama.

Huwa naenda kwa maktabani maramoja kwa mwezi. Kwa sababu sivikuamba siku hizi tukiwa na teknolojia unaezatumia simu yako kutafuta ile mambo unataka kuyajua ama kuyasoma. Kwa hivo siku hizi kwa sababu ya mambo ya mitandao naezatupatikana siku moja kwa mwezi. Kwa hivo, maktaba inakuja kupitwa na wakati kwa sababu ya simu na teknolojia vile imekuja na vile inaenda kila wakati ikibadirisha. Inakufanya kwamba hutakiwa kwa nyumba yako, unaeza tafuta yale maneno mambo unataka kujua ukiwa kwa nyumba.

Wakati wa mapumziko ya mchana huwa napigia watu marafiki simu ama natembea kidogo kwa sababu ya kufanya mwili iwe na nguvu huwa na nasoma vitu kwa simu Pia kama kuna vitu nataka kujibu kwa watu ambao ni shughuli ambazo ni marafiki naeza kuandikia kwa wakati huo wa mapumziko ya mchana.

Huwa nahifadhi vitu vya dhamana kwamfano kama makaratasi ya shule Ama zile pahali nimesha pitia, nikipatiwa cheti huwa nakiweka hizo vizuri sana Ama kama kuna kitu nimenunua ambayo nikonayo kwa nyumba Hwa naifadhi hizi makaratazi Hili kuamba kukiwa na mtu ambaye anaeza sema sija similiki hiyo kitu naezaonyesha Kwa mfano kama ni receipt ya laptop hua nazo kama ni za simu hua nazo na vitu vingine.

Mimi huwa nakunywa chai. Kutengeneza chai huwa kwanza nachemsha maziwa. Maziwa ikichemsha naongeza maji. Halafu ndani yake naweka majani. Nikiweka naweka kwa jiko. Na inachemka kwa dakika kadhaa. Halafu nikimalizika kuchemka naichukua naiweka kwa kikombe. Na kwa sababu mimi situmii sukari nakunywa hivyo. Hivo ndivyo mimi nakunywa chai yangu na kuitengeneza.

Mimi huwa napenda kupiga picture, huwa nataka nikienda pahali napiga picture ili hii naeza kuitumia wakati mwingine ili kunikubusha pahali nimesha wahi enda. Pia hii inasaidia wakati ambapo unaeza iweka kama historia ambayo unaeza itumia wakati mwingine na kuonyesha watu pahali pale ulikua. Pia hii ni kitu ambayo ukipiga picture unaonekana vire ulikuwa umefurahi, vire sehemu flani ilikuwa kama ni mto, kama ni ziwa, kama ni mlima umeshaitembelea ina maana yake kwamba unaweka historia.

Ni njia nyingi sana unaeza pata habari kwanza unaeza pata kwa mtandao Piri unaeza pata kutoka kwa marafiki waongereshe ujue ni nini kinatendeka Pia unaeza pata kwa gazeti ambayo pia inaeza kuja kwa mtandao ama uende ununue pahari ama pia unaeza pata habari kwa kijiji kwa wale ambao wako na vyeo Unaeza pata habari kutoka kwa wao.

Mimi hupenda kukula sukuma wiki ambayo inapatikana kwa wingi na ina manufaa mingi. Hii sukumawiki napenda kuipika vizuri, na isiive sana, halafu niweke mafuta, kitunguu, alafu niiwekee kwa moto, ikiiva naichukua na ikula katika na ugali.

Huwa napenda kuoga na maji moto, na isiwe moto sana, ili, kwa sababu ya mwili uweze, isipate ugonjwa. Maji ikipata moto kiasi, inafanya mwili hata misuli iweze kuwa na nguvu na unaeza. Oga nayo vizuri na mwili ujisikie uko sawa.

Shughuri yangu ya kupendezwa ni ile ambapo nakua na watu, watoto, wale unaona unasaidia watu, ukiwa na wazee, unawashughurikia, ukiwa na watu, unawasikiza, unawapatia masikio yako. Na hii huwa inasaidia sana kwa sababu kuna vire ukiongea na bidanamu mwenzako ama ku kusaidiana inakua ni kitu ambayo naibeba kwa roho yangu yote na pia inanipatia nafuu kwamba atleast nimeshugurikia watu kama wale wazee ambao wanataka kusaidia kwa njia yoyote ire.

Ningependa kuona maendereo kwa jamii zote kwamba mambo ambayo inawahusu binadamu watu wote tunashugulikia. Kisikia mtu anakitu tunaenda hapo. Kama ni hospitali ziwe zinafanya kazi na zina madawa. Kama ni shure watu wanaenda wanasoma na wanaweza kupita mitihani yao. Hiyo maendereo wakati inafanyika hiyo kwa jamii inanipatia nguvu sana.

Kiongozi mzuri razima akuwe mtu ambaye anasikiza wananchi, ambaye pia awe amechaguliwa na wananchi walio wengi, pia wakati anaongoza, asi aongoze na demokrasia na wasikize watu vile wanasema. Aongoze na sera ambazo ni za nzuri, asiwe mtu ambaye ni mtu wa kupora mari ya wenyewe. Akuwe ni kiongozi ambaye ananyenyakea, kiongozi ambaye anapambana na ufisadi, kiongozi ambaye anatoa maono na anaelekeza watu kwa njia nzuri. Huyo ndiye kiongozi ule ningetaka kuona.

Ushauri ule ningetaka kumpatia mtu mwingine ni kwamba, lazima mtu awe ananyenyekea. Lazima uheshimu wale watu uko na wao, wawe wakubwa ama wadogo. Lazima uwe mtu ambaye wewe ni mtu wa watu, mtu anaeza sikiza watu, mtu anaeza enda usikize vile watu wanasema. Uwe unawasiliana kwa sababu mawasiliano nayo inasaidia. Kwa hivo kama unataka kukua mtu mzuri, wasiliana na watu, kama kuna shida ni vizuri ujieleze ili na wao watu waweze kukusaidia.

Mimi napenda nyama ya buzi. Kwanza buzi ikiwa choma inapendeza sana. Ikiwa fry, ipikwe vizuri, ikaangwe vizuri, isiwekwe maji, ikangwe na nyanya, iwekwe kwa moto, harafu ikiiva, nipa nikule. Hiyo buzi choma inafurahisha mimi sana. Kwa hivo, mimi napendekeza nyama choma ama buzi ambayo imekaangwa na kuwekwa nyanya, kitungu saumu, pia hiyo nyama inakua tamu sana.

Mimi na nazipenda sanaa ya wiimbaji. Kwanza wakati mziki imepigwa vizuri na gitaa imetulia muwe. Hiyo inanipendeza sana kwa sababu huwa nasikiza yale maneno waibaji wa kiimba. Huwa naiangali kwa kwa undani kabisa na kulinganisha yale mambo tunapitia. Hasa hasa sanaa ambayo inaleta mambo ya mapambano huwa inanifurahisha sana.

Huwa napenda kukura ugari ambayo imepikwa vizuri na maji inawekwa kwanza, tunaweka u unga ya ugari, harafu unaipika viz unaipika vizuri, paka inakua imeiva kabisa. Harafu unatumia hiyo unatumia hiyo ugari, unakura na sukuma wiki ambayo unakua umeanda. Hiyo chakura inakua tamu sana.

Mimi huwa napenda mwezi wa disemba kwa sababu ni mwezi ambao unaleta watu pamoja Kwanza siku ambazo ni za krisimazi zinaleta familia pamoja watu wanaongea pamoja, watu wanakura pamoja Harafu kuwa unakuwa ni musimu ambao ni wa kusaidia watu ambao wakona shida unakuwa na mtu marafiki, unawajuria hari kama kuna zawadi, unawapatia zawadi na hiyo inanifurahisha sana kwa sababu inanionyesha kwamba binadamu razima tusaidiane.

Mimi huwa natumia video kwa mawasiriano. Kwa mfano nikipiga simu, natumia video kama napiga kwa whatsapp nataka kuona yule mwenzangu naongea naye upande mle vile amekaa. Ukiwa tunaangariana, unaezajua kama mtu wako na hasira ama na kitu inamsubua. Pia inapatia moyo loho kwamba naweza ona mtu wangu au yule tunaongea upande ule mwingine. Hiyo inanifurahisha sana.

Mimi napenda kunyoa ndevu zangu. Sipendi ambazo ndevu zinakuwa kubwa, mimi hupenda kuzinyoa. Ili uso yangu ionekane ikiwa ambayo ni ya kufurahisha na ambayo sija haionyeshani vitu vya ndevu. Kwa hivo, wakati nikinyoa huwa nasikia vizuri kwa sababu nasikia nimekua naonekana vizuri.

Napenda asali sana. Kwanza ikiwa imepakwa kwa mkate, pia kama ama niweke maji moto niweke asali hapo, hiyo hua inanifrahisha sana kwa sababu najua mwili wangu kuna kitu umepata. Kwa hivo nikinunua mkate ni hua napaka asari ama kuchemusha maji niweke asari hapo harafu na nichanganya na kitu kama ndimu. Hiyo itanifa itasikua mwili wangu utakuwa umesikia vizuri sana.

Mimi hutaka kutembea pahali ambapo ni bugani ya wanyama ama pia kwa ziwa niende beaches niwe nikiangaria vile kunaendelea. Huwa napenda kutembea wakati nikifanya mazoezi kiasi kiasi na pia huwa nataka kutembea pahali ya ambapo naweza enda na nisikie ni na raha Sina stress na pia nijisikie mwiri wangu umesikia vizuri na umepata nguvu.

Ningependa ninapenda rangi ya samawati kwa ukuta wa nyumba. Rangi hii ikipakwa vizuri nyumba inaonekana ya kupendeza na pia ata ukiwa huku unaona urembo wenyewe wa nyumba. Na pia rangi hii ikipakwa vizuri huwa inafanya mtu anakuwa ame relax kwa hiyo nyumba.

Mimi ningetaka kutembelea nchi ya Japan. Nchi hiyo ningetaka niende nione ile teknolojia wanayo tumia. iIe ruga wanayo utumia. Na vile madili yao ambayo inaonekana katika uongozi vile inakua. Na vile wameweza kuwa wana teknolojia ya hali ya juu. Hasaa upande ya magari. Ningependa kutemberea nione michoro zao kule Japan. Na vile wanaweka maktaba zao.

Mimi hupenda kutumia kompyuta katika kuandika mambo zangu. Kompyuta ina kitu kimoja. Ukifanya makosa, unayafuta. Kompyuta inasaidia sana pia kuweka rekodi. Rekodi ambayo hautakuwa, ukitaka kuitafuta, unaenda tu, unabonyeza na unaitoa hiyo rekodi. Pia uzuri wa kompyuta ni kwamba, kuna ile historia, unaeza kufuatilia kitu. Unaezafanya, uandike kitu, alafu ukwamishe pahali wakati baada ya muda kiasi, alafu kutoka hapo, uanze tena.

Katika zile kazi tunafanya, kuboresha, lazima mtu aboreshe ile michakato imewekwa. Lazima uwe unaiangalia. Iko pahali imeandikwa, alafu unaiangalia vile umefanya. Ukiwa unaiangalia hivo, utakuwa unaweka rekodi na unafuatilia ili kazi yako iendelee kuonekana vile unafanya. Lazima uwe unaenda ukitimiza kitu, unapiga kalamu. Hii nimeifanya halafu napaswa nifanye ile nyingine ili kazi ianze kuendelea. Unaeza pia kuangalia uone ile mchakato imewekwa inatusaidia ama inaeza badilishwa? Hivo ndivo mambo yanapaswa ifanyike ili uboreshe ile kazi unayoifanya.

Huwa nashughulikia kazi za dharura kwanza kwa kuzipatia muda, kuifanya, kuikamilisha na pia kuipatia ile mambo ambayo lazima tumarize haraka haraka. Kwa sababu hizi kazi za zingine zinatokeanga lazima tunazifuatiria vizuri, tuifanye na tuimarize kwa sababu ni kitu kimetokea tu kwa ghafla.

Rangi ile naipenda ni samawati. Samawati inapendeza sana na inata hata kwa guo huwa nataka zire guo zinalagi ya samawati. Ambazo ukivaa unaonekana ukiwa safi na ata ikipakwa kwa ukuta inaonekana ikiwa mzuri sana. So rangi hii ya samawati kwangu inanipendeza sana na huwa napenda kwa nguo zangu nyingi zikuwa na rangi hii. Na pia ata kwa ukuta wa nyumba.

Huwa mimi naoga mara biri kwa siku. Asbuhi nikiamuka, huwa naoga nikitoka kwa kitanda, razima wakati huo ni oge. Halafu ni kikuja jioni, razima pia ni oge, kwa sababu kabla ni lale. Hii huwa inafanya mwiri hauta kuwa umechoka, nitaskia vizuri, nanitarara uzingizi mzuri.

Huwa nafuata timu ya mpira wa kandanda zile timu za yulofa. Timu yangu ya kwanza ambayo huwa naifuata sana ni Manchester United ama the Red Devils. Pia ile timu nyingine huwa nafuatilia kwa karibu sana ni ya kule uhispania ambayo tunaita Lille Madrid. Hizi timu huwa nazifuatilia kwa sababu ya kihistoria zao na vyenye zimekuza mchezo katika mpila.

Ya kitu ya maana ni kwamba huwezi kurudi ujana lakini unaeza kutumia ile miaka uko nayo upatie ushauri vijana kwa sababu kuna ile kitu inaitwa sio lazima kitu ambayo haiwezi fanyika usiweke kwa akili lakini unaeza towa mchango kwa vijana ili wale wanakua uwapatie tunapaswa tufuatilie hii hupaswi kufuata hii njia wachana nayo So, mimi kwangu ningetaka kupatiana ushauri kwa vijana.

Leo kuna kaa kuna mawingu na pia kuna dalili kama za mvua. Kuna baridi kiasi na pia mavazi lazima mtu avalie zile masweta ambazo zinakinga baridi. Na aina hii ni mzuri ya hewa wakati unafanya kazi inasaidia sana na kwamba lazima mtu ukae ukikula ili mwili iwe na joto.

Mimi nina kipawa ya uimbaji. Mimi naeza cheza mziki na mbambu ambayo itaguza watu. Na nikianza kuimba huwa naguza watu kwa roho zao. Unaona pia unapatia watu wanatulia na kwamba hiyo kipawa niko nayo inafanya watu wengi. Hata kama walikuwa na shida waanze kujiona wao kama ni watu. Kipawa hii ni kipawa ambayo huwa inanisaidia sana kwa sababu nikianza kuimba lazima nasahau zile plesha za maisha ziko.

Hili niweze kumariza kazi kwa wakati, huwa kwanza naipanga. Lazima nipange kazi yangu, hili nijue hile pale nitaanzia, vile nitafuatilia na vile nitamarizia. Kwa hivo, ukitaka kitu yako itimike we panga kazi kwa sababu usipopanga, utapangwa. So, kwa hivo, lazima ujipange wewe mwenyewe. Useme nitaanza hapa, nitaelekea pale, na nikifika katikati, niangalie kama bado nimefanya vizuri ili niweze kumarizia kazi kwa wakati unaofaa.

Mandhari ya jua wakati linachomoza juu ya mlima na anga linapochanganyika rangi ya machungwa nyekundu na bluu mara nyingi huleta hisia za utulivu na uzuri wa asili. Mandhari ya pwani yenye mawimbi yanayopiga kwenye mwani wa upepo wa bahari unapopopea nywele zako. Huonekana kwa kamili kwa kupumzika na stalehe.

Kwa leo ile wazo ni konaro ni kwamba, razima uwe na subila. Subila ya futa heri, kwa hivyo wakati unaendelea, lazima tusubiri maneno ambayo tuko na tunataka kuyafanya. So, leo mimi ningeomba mtu awe na subila, wasababu hilo ndiyo wazo yangu ya leo.

Mimi huwa napendelea suruali kwa sababu suruali ukivalisha unakuume mwili wako unahusikia uko sawa. Kwa hivo mimi suruali ndio ningependa kuwa nayo kivarisha katika mwiri wangu. Mimi nikivalisha hii huwa nasikia niko sawa mwili na mwili wangu uko unapendeza.

Mafanikio yale ya kibinafsi ninayodhamini kazini ni kwamba huwa ninapahali pa kutafuta lishe yangu huwa nasoma kutokana na ile kazi ninaendelea kufanya napata ule ujuzi kuku kazini na hiyo inanisaidia mimi mwenyewe ata kunijenga maisha yangu.

Huwa nafuatiria matukio ya kimataifa vile kunaendelea na vile dunia inaenda ikibadirika. Kwa mfano, kunaeza fuatiria nchi ambazo kuna shida kiasi, kama kuna vita, unafuatiria, vile mamba ya haki za binadamu, hio zile zarikari zinafuja haki za binadamu, vile wananchi wanapambana wao wenyewe. Na pia, ata wakati wa uchaguzi zile zinafanyika kwa nji za kimataifa, huwa napenda kufuatiria ili nisome na nijue sera ambazo zinakuja za zile serikari zinachaguriwa.

Mimi nigependa kujaribu teknolojia mpya sababu usipo jifunza utaachwa nyuma na unajua hata tunakwamba katika kihistoria zile wale watu hukata kubadirika vile mwenendo unaenda wao wanakua wanachwa nyuma ama maisha yao inafika mwisho kwa hivo mimi nigependa kujaribu teknolojia mpya.

Kila kitu mimi kinanifurahisha sana wakati ninafuraha ni wakati niko na watu, ninaongea na watoto na wale watu wako chini nikiwapatia mawaidha. Na nikiona maisha ya mtu ikiwa imebadirika, huwa nafurahi sana. Nikiwa natumikia wale wamama na wababa wazee, huwa nafurahia sana. Kwa sababu huwa napatia mkono wakurudisha shukurani kwa hao ambao wametutangulia.

Mimi hupenda kuwa kwenye mazingira safi ambayo haina hewa haijaharibiwa. Hupenda pale kuna watu na watu ambao mnaeza saidiana na muongee na musikizane kila kitu mngetaka kufanya. Kwa hivo mimi ningependa pale mazingara ambayo haijaharibiwa na pia kuna miti na kumetulia.

Muda ambapo niko kazini. Kwanza huwa najipanga. Kabla niendelee najipanga nione, mimi nitafanya shughuli gani leo na ili niweze kufanya kazi ambayo italingana na ile wakati nikona wao kazini. Kwa hivyo kitu ya kwanza ni kujipanga. Pia sasa ukijipanga unanakiri chini kile kitu unataka kufanya kwa siku hiyo. Baada ya hapo ukifanya jambo, ukimaliza unapiga mstari, unaendelea na hilo nyingine. Hili uweze kufanya kazi mzuri, kazini na uchukue muda ambao unapaswa.

Udhaifu ni kitu kibaya. Sio tu kwa mtu hata kwa taifa. Kwa sababu ukiwa na udhaifu, hutaweza kufanya mambo. Kwa hivyo ile kitu ni kujikubuza kwamba wewe umepatiwa jukumu na umepatiwa nafasi na ni wakati wako wewe uweze kufanya bidii yoyote ile. Ukisikia kama kuna udhaifu, uchovu, unapaswa uamke, utembee kidogo, halafu ujarifu kumotivate watu wewe mwenyewe, na then wewe ujaribu kujiuliza, lazima nifanye kitu, lazima nifanye kwa hivo, wakati unasikia kama kuna udhaifu unapaswa wewe ujipatie moyo kwamba, nitafanya, nitatimiza.

Hua napendelea mazingira ya kazi ambayo hakuna kelele sana, ambayo pia pale nafanyia kazi kuna hewa ya kutosha, pia wakati ambapo hakuna kabaridi kiasi ambayo inaesafanya nifikirie na pia pale pahani sehemu ambayo naweza fikiria vizuri bila kutatizwa ama bila kelele ama kuharibiwa kwa mazingira ambayo ikukatika eneo lile nafanyia kazi.

Mimi hupenda kupika kwa mfano nikitaka kupika ugali naweka maji naakisha moto kwanza naweka maji nawekelea sufuria juu ya jiko halafu ikichemka huwa naweka ugali huwa naeka unga ya ugali halafu naanza kupika vizuri Ivi kwamba wakati itaiva itakuwa chakula ya maana na pia huwa nitapika na skuma wiki nitakula hiyo ugai na skuma wiki.

Ile mambo huwa nakumbuka nikiwa mtoto, ni vile tukikua wakati tulikuwa tunakua, tukiwa wadogo, kuwe tulikuwa tunaenda michezo, tuna cheza na watoto ambao majirani wetu, na pia wakati mnakula, mnakaa pamoja, mnasoma pamoja, na kwamba kulikuwa na ushirikiano mwingi sana.

Pahali ambapo pa kihistoria ningependa kutembelea ni sanamu ya uhuru kule marekani. Ni moja ya alama kubwa zaidi za kihistoria ya marekani. Iliyopewa marekani mwaka wa 1886 kama ishara ya uhuru wa kidemokrasia. Manufaa ya kutembelea, kwanza ni kujifunza historia, elimu, mskumo wa mawazo, umuhimu wa haki, usawa na utamaduni utalii mandhari nzuri.

Mimi napenda chakura ya ugari ikiwa imepikwa na siku wiki. Pia kwa upande wa nyama hua napenda buzi choma ama buzi ambayo imepikwa vizuri. Mimi hua napenda kutangeneza hii chakura kwa utaratibu ili iwe manufaa kwa mwili wangu.

Kitu ya kwanza ni kukubali kwamba lazima kue na mabadiliko katika maisha na pia hata kwa kazi. Kwa hivyo mabadiriko inapofanyika, lazima kwanza wewe kama mfanya kazi unaitikia, unayakubari na unasema tutatembea safari moja. Kwa hivyo mabadiriko ni kitu mzuri na huwa inasaidia watu ili kujua vile kampuni itafika jambo pale pengine.

Mimi napendekeza kwamba habari watu mtu ajifunze kusoma habari kutoka kwa mtandao Kwa sababu mtandao inakuwa ile habari imefanyika wakati huo huo kwamba unaezajua kile kitu kinatendeka duniani mote kupitia mitadaoni Kwa hivo lazima sisi, lazima kila mtu ajifunze mambo ya mitandao na kutafuta habari.

Mimi ningetaka kujifunza teknolojia. Kwanza AI, AI vile kulingana na vile tunaendelea, mambo dunia imebadilishwa na mitandao. Teknolojia mpya imebadilishwa vile tulikuwa tumezoea. Imebadilisha masomo kwa hivyo lazima mtu sasa hivi ajifunze AI ni nini. Ajifunza teknolojia mpya ili aweze kukaa vizuri katika hii karne ya ishirina moja. Kwa hivo kujifunza teknolojia ni kitu ya maana.

Kwanza mradi mpya kwa kazi, huwa kwanza lazima uwe na binu, binu ya utekerezaji. Kwanza, unajiuliza ni kitu gani ninapaswa nifanye ili huu mradi uwe mwafaka. Kwanza lazima usome vizuri vile unahitajiwa. Kwa hivyo kwanza unajipanga, unaenda kutekereza na then unatimiza. Halafu bada ya hayo yote unaangaria, unafanya review, uangarie kama kazi imefanyika kulingana na vire imesemekana.

Mimi napenda hayati Prof. Ngugi wa Thiong'o. Mwandishi wa vitabu ambazo, ameandika nyingi. Kwamba huyo na ni mwarimu, anaandika kuhusu watu, anajileta chini kwa watu, anachukua hiso sauti zao, anaziweka katika maandishi yake.

Mimi huwa napendelea shati kwa sababu shati ukiwa nae unaeza kuwa, unaeza enda kila pahali, unaezatumia kama kashu ama pia wakati unaenda mikutano. So mimi kwangu shati ni multi purpose, yani inatumika kila wakati na pia unacontrol yake kwa sababu utakuwa na zile button na then utakuwa unaeza enda kila shelehe nazo ama mikutano kilasmi ya kiofisi ama mikutano ambapo unataka ofisho. So shati kwangu ndilo bora.

Mafanikio yale nimepata kazini kwanza ni kuwa na pahali pa kuenda kufanyia kazi. Pili, pahali ambapo unajifunza zile skills. Pahali ambapo wewe unasoma kazini. Yaani unakuwa kwamba ukiwa kazini unaendelea kusoma. Pia ukiwa kule unapata mshahara ambao unaezatumia kwa manufaa yako ya kibinafsi ama kujiendeleza mbele.

Nikiwa na furaha nyumbani, mimi hutaka kwanza kukua na familia yangu, tunakaa na wao, tunaongea na watoto. Halafu, tunasaidiana kazi huku. Huwa napenda wakati, sometimes mkiwa kule, mnaongea vizuri, mna kula chakula pamoja, mnaongea pamoja, na pia unasaidia zile kazi ambazo ziko pale kama kijamii wakati huo nina furaha sana.

Nikigoja kwa muda mfupi huwa sawa tu na tumia muda kufikilia kusoma ujumbe au kuangaria mazingira. Mistariti ukiwa mrefu na pole pole uhizi kuchoka au kukosa subira kidogo. Lakini pia hunikumbusha uvumilifu na heshima kwa wegini kwa sababu kila mtu anagoja haki yake.

Mara nyingi mimi hucheza na watoto, katika michezo ile wanafanya, kukimbia, kushidana na wao, na hii inanipatia motisha kwa sababu unajaribu kukuza vipawa vya watoto mbali mbali na hawa wa makamo. Pia mimi hutaka kucheza na kompyuta, michezo ile yaki kompyuta, hii nayo ni wakati uko peke yako, mimi hupenda kucheza hiyo.

Huwa sipendi kula samaki sana kwa sababu niko na shida moja sijawai elewa vile kuipika vizuri lakini nikienda pahali nipate mtu amepika vizuri nitachukua kidogo nikule lakini ni kitu ambacho ninajaribu kujifunza at least niwe napenda samaki lakini kwa wakati huu huwa nakula kidogo lakini changamoto ni kutojua kupika.

Huwa natumia simu yangu kwa content creation. Hii inanifanya nitengeneze video kidogo ama nichukue vitendo vinavyofanyika ama picture. Hizi huwa zinasaidia sana naeza fanya content creation. Pia huwa naitumia kwa mambo ya pesa na kufanya mambo nyingine na simu kama kuandika ujumbe fupi fupi za whatsapp. Pia kupatana na watu mikutano ya kiteknolojia huwa natumia simu.

Mimi ningetaka kutembelea Ufaransa. Ufaransa kuna yare majengo ya kifahari ambayo ningetaka kuenda kuona vile yarivyo. Pia ningenda kuona majengo ya kihistoria humo nchini. Nitembee, nione vile wafaransa wanafanya kazi, nione zile makonazo za historia, niangarie, niende huku, nione vile mijengo yao wanajenga na vile mabarabara zao wanajenga.

Huwa natumia dijiti, hizi sifuatazo. Kwanza simu janja kwa mawasiliano kusoma habari kujifunza na burudani. Intaneti kutafuta taarifa kujifunza mambo mapya na kuwasiliana. Mitandao ya kijamii, whatsapp Facebook, Instagram kuwasiliana na marafiki na familia. Program za ujumbe, kutuma ujumbe sauti au picture haraka. Barua pepe, program ya kujifunza kazi.

Mimi hupenda filamu zifuatazo. Kwanza, filamu za vitendo, action. Hii ni kama kung fu, mapigano, maajabu. Filamu vya vichekesho, comedy. Filamu vya, filamu za kihisia, drama. Filamu za sayansi na teknolojia na fiction. Filamu za hofu. Hizo ndizo filamu zile napenda.

Mimi hupenda kupanda milima, jambo ni kwamba ukipanda mlima mwili wote unafanyisha mazoezi. Unajisikia vizuri ati kwamba umekonga ile mlima. Kwa hivo kwangu kupanda kwa mlima kuna saidia sana kwa sababu inakupatia nguvu nyingine kwamba hakuna kitu huwezi fanya katika hii dunia. Kama unaeza panda huo mlima na ujaribu iwezavyo, hiyo ni kitu ambayo inanifurahisha wakati nimepanda mlima.

Nikiwa kwa dirisha yangu, huwa nikiangalia nje naona miti, naona nyasi, naona nje vile kulivyo, naona vikingi ya stima, naona ukuta, naona pia vile kulivyo kama kuna jua ama kuna baridi, naona ile green ambayo iko nje. So nikiangalia hivi naona ndizi huku na hiyo inaniweka roho ya kutulia.

Huwa napenda harufu ya chakula ambayo inapikwa vizuri. Kama kwa mfano, kama ni nyama inakaangwa, kama ni nyama inachomwa. Ama kale ka ugali wakati imepikwa, ugali wakati inakuja kuiva na imekaa kaa kwa jiko. Hiyo harufu huwa inanikumbusha vizuri sana kwamba ni harufu ni chakula tamu na sana sana hizi chakula huwa zinakuwa tamu wakati wa sherehe ama wakati una mambo mazuri.

Mimi huwa nafanya kazi ya kujitolea wakati mwingi. Nimeshaisaidia watu wazee ambao wamekomaa, wazee ambao ni wanataka usaidizi. Huwa najitolea na kuwasaidia. Pia kama ni mambo ya demokrasia hii kazi naeza jitorea. Kuandika mabarua kwa serikali ili kuwauliza wachunge haki za hawa watu. Mimi kazi ya kujitolea inakuwa kwangu.

Mimi sio mtu wa kuchelewa. Ile kitu huwa mimi nafanya. Semekana kama natakikana saa fulani. Ama napaswa nifanye kazi. Ikifika po ile wakati nimewekewa. Lazima nijikakamue. Lazima nifuate yale yote niyakikishe kwamba. Nimeitimiza ile kazi kwa wakati unaofaa. Hata kama ni mkutano naenda. Lazima niyakikishe ni mefika mbele kidogo. Kabla mkutano uanze. Hii ni kitu ambayo ni nidhamu. Nimejifunza katika maisha.

Mimi hupenda kuangalia nyota usiku. Unajua ukiangalia, unajisikia kwamba ume, roho yako imetulia, fikra, unaeza fikiria sana. Unaeza soma mambo mingi kwa kuangaria hizo nyota wakati wa usiku. Na hiyo inapatia roho yako tulivu, inakupatia mambo unaeza fikiria, unaeza kuwa na maono. Kwa hivo, kuangalia nyota kwangu, hilo ni jambo huwa nafanya kila wakati usiku.

Jukumu ile napenda kazini kwanza ni mambo ya mawasiliano Nataka kwamba sisi tunafanya kazi hii Nataka kuchukua majukumu ya mawasiliano baina ya sisi wafanyakazi na wale wengine wetu. Watu wengine ambao ni client wetu wale tunafanya kazi na wao. Haya ni majukumu huwa natekeleza kwa kupenda kwangu.

Mimi huwa napenda kukimbia kwa sababu ukiwa unakimbia mwili wote unafanya mazoezi. Kwama ukijaribu na uwe unakimbia na uwe na nidhamu ya kukimbia kila siku, mwili wako utakuwa na nguvu, hutasumbuliwa na magonjwa kidogo kidogo kama homa na kadhalika, utakuwa mwili wote wako uko sawa.

Huwa natumia programu kadhaa. Kwanza kuna programu za mawasiliano, whatsapp, gmail, programu za burudani, youtube, tiktok, programu za kazi au masomo, google docs na hizo zingine na microsoft word. Hizi ni programu ambazo huwa nazitumia. Pia kuna program zile za mitandao ambao huwa natumia. Kama kwa mfano kuna wakati unataka kuenda pahali na hujui unaweka google maps. Kama zingine unaeza instagram, twitter, facebook na kadhalika.

Mimi silei nywele kubwa, huwa naenda kwa kinyozi kila wiki, zinanyorewa, kwa hivo nikiona nywele ya zangu zimeanza kuwa kubwa, naenda wiki kwa sababu sipendi nywele mrefu, kwa sababu ya mambo ya usafi na pia Huonekani ukiwa mzuri So kwangu mimi huwa nanyolewa nywele kila wiki, lazima ninyolewe nywele zangu.

Huwa naweka data yangu kwa kompyuta nahifadhi hapo Pia naweka kwa gmail kama kuna kitu nataka kuweka nitaiweka huko Halafu hiyo nyingine kwa simu huwa naweka data yangu Pia kuwa naweka zingine kwa cloud so data yangu nahakikisha kwamba iko sawa na pia kwa flash disk just in case nikitaka kuenda ama ninaeza weka kwa WhatsApp ili nikienda pahali nikitaka kurefer nitaipata.

Huwa napenda kununuwa vitu vyangu kwa tumia mitandao ama kwa duka ambapo naenda na pia lazima atakama nanunuwa hizo kwa mitandao Lazima iwe pale nanunuwa ni watu ambao hawawezi kuwa na ukora wakukupatia kitu ambacho Hakija fikisha vile unapenda viwango vile unapenda Kwa hivo, hayo ndio huwa nafanya.

Huwa nakura viazitamu asubuhi pia kama kuna maini huwa nakura na kama kuna chakura ambayo imebaki usiku mimi hupenda kukura wakati huwa asubuhi kwa sababu ni kuwe na breakfast muzuri ambayo pia iwe na mayai ama mayai moja kwa vire niweze kukura ambayo ni balanced diet.

Nimewai fikiria kuanzisha biashara. Kwanza, kama nikiweze kana, ningetaka kuanzia biashara ambayo itakuwa ya kimitandao. Kwamba nitakuwa na fanya biashara na watu ambayo wako mbari sana, wako kira pahari, pembe zingine, ili tuwe tunafanya juu ya mitandao. Hii ni biashara nimekuwa nikifikiria sana kama nitaanza, nitahakikisha, nimeanzisha.

Mimi na pazwa nianze kuvaa miwani hili karibuni kwa sababu macho yangu na sikama inaweza leta shida na nikitu nimeenda hospitali na nimeambiwa nivizuri nivalishe miwani although hili nisiwe na matatizo ya kuona mbari. Lakini kwa wakati huu lazima nijipakakamue nivalishe ile miwani tanisaidia kuona mbari kiasi.

Kumbu kumbu moja tukiwa watoto, tukiwa watoto wadogo ni vile tulikuwa tunacheza, tukiwa wengi, vile tulikuwa tunashidana na tunashirikia na watoto majirani. Pia na mkubuka wakati wa krismasi siku moja, tulikuwa tunafanya sherehe za krismasi na hapo tukaambiwa tuuje mchezo ambao tuige watufurani. So tukafanya mchezo tukiwa wadogo na hatimaye wakati tulimaliza tulipatiwa keki mingi sana kwa sababu ya kufanya hiyo mchezo.

Napenda kujifunza mambo mpya, kupitia mitandao, kutafuta kwa google, kwenda maktaba, ama kwenda pahali ambapo natafuta naenda kujulia mambo kule. Haya ni mambo ambayo yanakupatia motisha ili uweze kusonga mbele.

Ndoto yangu kubwa ni kwanza niwe najua naelewa teknolojia ya kisasa. Nijue ni vipi ninaezafungua kampuni ambayo kupitia mitandao ambayo nitakuwa nafanya kazi napata hela kutoka kwa hizo kazi nafanya kupitia mitandao. Hiyo ndiyo doto moja yangu kubwa na pia nijaribu kufanya utafiti wa vitu ambavyo vinahitajika na watu.

Hua napenda kusoma maoni mtandaoni, sababu kuu ni kwamba ukiwa unasoma maoni ya wengi, unaendelea kuelimika, unaona ulimwengu kwa njia tofauti, unaaza kukua kuwa una ujuzi umepata, na kwamba maoni hayo ukiyasoma, unaeza wewe mwenyewe kujielimisha kwamba utakuwa pia expert wa mambo.

Mimi huwa natumia mitandao ya kijamii kama ile Facebook, Twitter, YouTube na pia WhatsApp na pia huwa natumia Gmail. Hii mitandao ni mizuri kwa sababu unaezaona vile watu wanasema kuhusu kile kitu unafanya. Unaeza pia kucreate content kupitia hizi mitandao za kijamii.

Mambo ya dini ni muhimu kwangu, kwa sababu imani na uhusiano na Mungu ama Mola. Maadili na tabia njema, maandalizi ya ibada, kujifunza na kuelewa dini. Huduma kwa jamii. Hayo ndiyo mambo ambayo inanifanya niwe dini iwe na umuhimu kwangu.

Kwanza, huwa napanga kazi yangu kwanza kupitia kuyanakiri yale mambo ninapazwa nifanye. Nikianza wiki yangu lazima nikaye chini nipange hii wiki natakakupa kufanya haya mambo, kutimiza haya malengo, kutimiza haya majukumu. Kwa hivyo lazima kwanza ninakiri chini na nijue nitaendeleza vipi, nini nitatumia ili niweze kufikia yale mambo natarajia kuyamalizia.

Ili niweze kuwa na afya nzuri. Mimi hufanya kwanza mazoezi ya mwili. Ili mwili misuli iwe na nguvu. Pili chakula ile mimi nakula. Lazima ikuwe ni chakula iko na nguvu. Chakula ambayo iko balanced diet. Chakura ambacho kina matunda huku. Chakula ambacho kina ya kujenga mwili. Pia chakura ambayo ikonanguvu. Hizo ndizo zile chakula nataka kukula kitu kitafaidi mwili wangu.

Mimi hupenda kuchora kwa sababu gani? Ukichora mchoro unaweza pitisha ujumbe fulani. Pia inaweza kuwa umeweka historia ata unafanya mambo watu wengine unawakumbusha historia waliopitia through michoro. Unaweza kuwa inaweza tumika nyumae na vizazi ambavyo vinakuja. So kwangu kuchora ndio kitu ambayo iko kwa roho yangu.

Kile kitu tunapatia kipaumbele katika mawasiliano ni kwamba lazima kukue na yule mtu ambaye anatuma ujumbe. Lazima pia kuwe upande ule mwingine yule anaye upata ule ujumbe. Na pia katika akiupata aweze kusoma, aweze kujua ni nini kinaendelea. Na kukiwa na hiyo lazima pia yeye akurudishie na hapo mawasiliano inakua inaendelea. Kwa hivo, hayo ndiyo mambo tunapatia kipaumbele.

Hii inaligana na ile jukumu niko nayo. Kwa mfano, kuna wakati wa mchana, mtu unaezafanya kazi vizuri sana, na pia kama kuna kitu ambacho kinapaswa, kitekelezwe, ambacho kina hakina kelele, sometimes tunataka kufanya kazi usiku, mtu akiwa pahali kumenyamaza, na wakati huo unaeza timiza majukumu mengi. Kwa hivyo pia hii wakati mwingine inalingana na ile jukumu linapaswa litekelezwe.

Mimi kile kitu kinanifanya nicheke kwamba ni kwamba kuna michezo ya kuiga. Wakati wana wale wanafanya michezo wakiiga vizuri. Hiyo hunifanya mimi nicheke sana kwa sababu ni wanapenda wale watu wanafanya hayo michezo. Pia kuna wakati ambapo wanamziki wakifanya miziki mzuri. Hiyo sometime hiyo nataka na nifanya nicheke sana.

Kire chumba na kipenda nyumbani ni pahali ambapo nafanyia masomo, naweka kompyuta yangu, naweka laptop yangu, kwamba naweza kaa pale ni wasiliane kwa mitandao na watu wengine. Nifanye mikutano ya kimitandao hiyo hua inanifurahisha sana Kwa sababu kuna kuwa hakuna kerere Hakuna sisubuliwi na mtu na naweza wasiliana nikiwa hapo Ama nifanye kitu ambacho nitaweza kutimiza ile zile deadline.

Mimi husomea habari za mitandao nikiwa pahali popote pale nipo kwa sababu nakuwa na simu ambayo iko na internet kila wakati. Kwa hivo hata nikiwa nje ya nyumbani ninaweza soma habari za mitandao. Huwa naangalia nikikaa naangalia mitandaoni kunaendaje ni habari zipi ambazo ziko zinatupa kipaumbele. Kwa hivyo kwa sababu ya kuwa na internet na simu nasomea habari za mitandao pahali popote.

Mimi ningetaka kujaribu mchezo wa kuogelea huu ni mmoja hapo ya michezo ile nimejaribu kufanya lakini saa zingine naenda na kwama Lakini huu mchezo nimesema lazima nijifunze kuogelea kwa bidii yangu yote Ili nione kama nitaweza na ninajua nitaiweza ikifako hapo mwaka ujao mwaka wa 2026 lazima hiyo ikuwe ni moja ya zile mchezo ni tajaribu.

Masaa yangu ya jioni sana sana hutaka kuenda kwa mitandao ya kijamii kuangalia zile vitu napaswa nishugulikie yale maandishi napaswa niandike ama ni kama kuna mawasiliano inapaswa nirudishe kwa wale watu wameniandikia. Pia hutaka kutazama habari za runinga hata kama ninaangalia habari kwa mitandao Ningetaka pia nione kwa vile kunaendea pahali kwingine Pia ni huwa nataka kukaa na familia kukula pamoja na then kulala masaa yakifika ili niweze nikimaliza shughuli nilale masaa mingi kwa sababu ya kiafya.

Mimi napenda ila chakula ambayo itapatia mwili wangu nafuu. Chakula cha kupikwa haraka sipendi. Huwa nataka chakula ambacho kitakaa kaa kwa jiko. Ambacho itatengenezwa vizuri. Lakini hii ya haraka mimi sipendi. Nataka chakula ambacho kitapatia mwili wangu nguvu ambayo itasaidia kupigana na ugonjwa wowote ule.

Huwa napenda kwenda pwani kwa sababu gani? Unaenda unaona ziwa, unaona watu huku wakiwa kama kwa wakati wa sherehe, kama hizi za krismasi ama kuvukisha mwaka. So mimi kupenda pwani huwa nataka kwenda huku, ili nitembee, niende nione bahari, nitembee kwa mchanga, nikiwa nimetoa viatu, nipumzike pale, nitulie, nisikie breeze Iyo ni kitu ambayo iko kwangu kabisa.

Ile kitu nafanya ili kutumiza kupunguza matumizi ya plastic ni kwanza Nikipata kitu lazima niitumie tena Halafu nikitumia tena hii itafanya nisiwe natafuta plastic ingine Kwa hivo lazima nirecycle hiyo plastic Pia nipunguze kutonunua hizo vitu vya plastic Nijaribu kukuja na mbinu ya ingine ambayo utatumia uende na kitu utumie ambayo si ya plastiki.

Wakati wa mugogoro na mtu, unapaswa ufanye kitu kimoja. Kwanza, kaa kimya na pumzika. Pili, sikiriza kwa makini. Tatu, tabuwa tatizo harisi. Nne zugumza kwa heshima. Tano, tafuta suruhisho pamoja. Sita, kubariana na hatua za kufuata. Saba, jiepushe na kuendereza mzozo.

Mimi kwa michezo ya olimpiki hutaka kutazama mbio. Kwa zababu mbio zinakua kitu kinaleta watu pamoja kwanza ni ile jukumu uko nayo. Lazima wale wanakimbia vile wanakimbia na vile wanatumia zile mbinu kushinda. Hio mambo ya kukimbia ndiyo inanibamba sana wakati wa olimpiki.

Mimi huwa ni shabiki wakati wa hiyo mchezo. Huwa na shangilia na kuwapatia moyo wale wanaocheza, wale wachezaji, wale wakimbiaji. Hao, ndiyo mimi huwa na shangilia na kuwatakia mema wakati wa hiyo michezo. Kwa hivo, kwa olimpiki, mimi ndiyo ndiyo huwa na shangiria.

Ili kushughulikia wateja, lazima kuwe na mlango wazi, kwamba kama ni kuongea, lazima uwafungulie mambo ya kuongea, pia lazima uwafuatilie wakati unawahudumia, pia lazima wewe ukue mtu ambaye anasikiza, unajaribu kujua mteja wangu ametosheka, lazima uwe ni mtu ambaye unasikiza wengine, na lazima usome pia kutoka kwa wao. Na ukubali ukifanya makosa yakubali jaribu kurekebisha na hii itakuwa imekusaidia.

Hua napenda kujaribu vyakula vipya. Lakini lazima kwanza nielewe na nipate ushauri ama utaalam kutoka kwa wapishi. Wale wanataka nikule hiyo. Niwaulize maswali kadhaa halafu nijaribu chakula hiyo mpya. Kwa sababu ni vizuri hata kama najaribu kitu kipya lazima nijue kina madhara gani ambayo inazaletea mwili. Kwa hivyo kupata ushauri ili nikuwe niko makini sana nimejibiwa vile nataka.

Katika mtandao, mimi hua na pambana na vitisho ya mtandao kwa kufanya, kuwa lazima niwe na antivirus kwa machini yangu. Lazima niweke password kwa dokumenti zangu, na ni password ambayo ni mzito haiwezi patikana, ili ni hakikishe vile vitu ni naweka zikosawa. Pia lazima kwanza ni kuenajua ni vitishogani vinaendaya mpya zile antivirous ziko mpya na vile sitaweza siwezi kufungua kitu ambacho siku una uhakika kwamba nikizuri. Lazima ni confirm kama hii website ikosawa ikona HTPS. Lazima ni confirm hayo kabla ili niweze kupambana vitu kwa mutandao.

Mimi hupenda kucheza na watoto, kwa nini? Ukitaka kujua yale watoto wazazi wanafanya kule kwao nyumbani pitia watoto, mtoto hawezi kukudanganya Utajua mengi ukiwa na wao na baada ya ku wao kukupatia kukupatia nafasi ucheze na wao watakuwa wanaku unabuild confidence na wale watoto na utakuwa unajua mengi na pia utasoma mengi na pia utajua ni wapi naeza badilika na pia kuna vitu utasoma kutoka kwa hawa watoto na hii i kwanza utakuwa na furaha Pili utakuwa na roho imetulia fikira zitakuwa unaongea na wao na unatulia.

Ili kulinda mazingira kitu ya kwanza ile mimi nafanya ni kupanda miti. Lazima miti watu tuendelee kupanda miti. Pili punguza zile plastiki, wacha kua unanunua plastiki na uhakikishe kwamba atakama umenunua unaeza kuzitumia baadae. Pia jaribu kuepuka kununua hizo. Ya tatu pia jaribu kufanya kwamba Hata zile mito ziko karibu na wewe watu hazichafui jaribu kueneza kuongea na watu, elimu Eneza elimu ya kuhifadhi mazingira Kwa sababu mazingira tunapaswa tuhifadhi Kwa sababu ya sisi na wale watu wanakuja The future generation Lazima tuendelee kuhifadhi mazingira.

Mimi hupenda kupiga vyombo vya mziki. Kwanza nikiwa na ile microphone. Hutaka kuitumia sana na nicheze mziki. Pia napenda kupiga drums. Drums inanisaidia sana. Hili niweze kufuatiria mziki vizuri. Lakini kuna kitu kimoja pia nimejaribu kujifunza. Lakini inaleta shida. Mambo ya kutumia gitaa. Gitaa nimejaribu kujifunza inakataa kuingia vizuri. Lakini lizo ni vitu changamoto zile mtu anapata na tutaenderea tu kujaribu kujifunza kupiga gitaa.

Nikiwa na marafiki zangu, mimi hupata hupenda kuwa pahali tunaweza kula kitu, tuweke nyama iwe ni ya mbuzi, choma ama fry, na kisha tuwe na mazungumzo na wao, tucheke, tukumbushane vile tumepitia maisha ile tumepitia, tukumbuke wale wengine walienda zamani labda tukiwa na wao, Hii inasaidia sana kubiuld ile team spirit. So mikutano, kula pamoja, kutembea pamoja kunasaidia sana kwa sababu kunaleta cohesion katika zile vikundi zetu tunakuwa nazo.

Mimi napenda wanyama wakufuga nyumbani. Kwa mfano, mimi napenda ng'ombe, kwa sababu ng'ombe inatupatia maziwa. Pia mimi napenda mbuzi, kwa sababu pia mbuzi ukilea vizuri ina nyama tamu sana. Pia mimi napenda kuku, kwa sababu ya mayai, inataga mayai na unakula. Pia ni nyama mzuri sana, na ni hiyo ni moja ya zile nyama tunaita white meat, ambazo zinasaidia mwili sana.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema sana. Nikiwa na jambo pia hata nataka kufanya. Nikiwa na jukumu fulani tuseme kama ni kitu nataka kufanya online. Pia usiku naeza amka. Kwa hivo italingana na kama niko na majukumu ambayo napaswa nitekeleze. Kwa hivyo naeza amka mapema ama niamke pia usiku. Ili niweze kutekeleza yale mambo napaswa niyafanye.

Mimi huanakunywa maji grassi nane kila siku Hii diyo kitu ambacho mimi uanimejifunza kwamba lazima maji ni uhai na lazima kwa sabu maji ni konayo na ninawezo uanakunywa maji grassi nane kwa siku Hii ndiyo minimum ambayo napaswa kukunywa kila siku kwa sababu ya afya.

Mimi huwa nafanya mazoezi yangu asubuhi ili nikiamka before nioge huwa nafanya mazoezi ili mwili ikuwe na afya. Hii inasaidia kwamba ukifanya mazoezi asubuhi ukienda kuoga halafu uanze kufanya kazi zako utakuwa na mwili utakuwa na nguvu na ni kitu utakuwa umezoesha mwili. Hii inasaidia kupunguza magonjwa na kuufanya mwili ukue na nguvu.

Wakati wa wasiwasi, mimi huwa na kwanza natulia kidogo na hakikisha kwamba ule wasiwasi hauniweki uoga na jaribu kwa nimbinu gani nitatumia kupigana na jambo fulani lili nalifanya niwe na wasiwasi. Nitafanya vipi, nitajaribu nitumie nione ile nguvu niko nayo, ni vipi naweza kutumia ili niweze kutoa ile wasiwszi ambayo niko nayo Lazima nikuwe mtulivu, lazima kwanza niaamini yale mambo nitapambana nayo, ita iyo pamambo inajaribu kuniweka wasiwasi Lazima nitashinda, lazima nitashidana Kwa sababu ni kujiamini tu ndio unaweza jaribu Unaweza pigana na hiyo jambo ambalo lina kuletea wasi wasi na pipia kujiuliza Ata kama jambo fulani limetendeka Mimi niko hapo na limetendeka nitaweza aje kuruka niende mahali pengine nieze kwendelea na maisha.

Wakati wa mvua, inasaidia mambo mingi. Kwanza, katika yale mazingira tukona yao, ikianza kunyesha, unaona kuwa, inaleta mambo nyingine kwamba unaweza fikiria, unaweza toka nje, unyeshewe kidogo, kama tukiwa wadogo, tulikuwa ikinyesha, tunatoka nje. Pia wakati wa mvua, pia inabadilisha mambo kwa sababu, unaweza tumia, kama ulikuwa unanyunyuzia maji, Tuseme kama unanyujuzia maji miti Wakati mvua imenyesha huwezi nyunyuzia maji itakuwa imenyunyuzia naturally nyewe. Pia mvua inatukumbusha kwamba bado kuna ile mambo tunaweza tumia hiyo maji kuhifadhi na nagarama za maisha kupunguza katika bili za maji Pia inatusaidia mvua kwamba inatukumbusha kuna wakati mwingine inawezaleta madhara kwa sababu kunaweza kuwa na mafuriko na pia ni vizuri watu kujihadhari na kujaribu kuona kama kunaweza kuwa na hilo tisho la mafuriko.

Wakati wa baridi, kari, lazima mtu avalishe nguo ambazo zina joto, lazima tutumie AC kwa nyumba, kwa sababu usipo jikinga hivo, unaeza kuwa mgonjwa na zile unaeza patwa na pneumonia, na itakuwa gharama kubwa sana kuaza kutibu. So, lazima uweke mwili wako joto, valisha nguo ambazo ni mzito, zinapambana na baridi, weka AC kwa nyumba, kula vizuri, lala kwa mablanketi mingi, halafu pia, ata wakati huu, ni wakati pia mzuri, unaeza fikiria mambo, kwa hivo, wakati wa baridi, jikinge, vaa vizuri, na uweke kwa nyumba kukue na AC.

Kazi ile tu nafanya ni sometime ni ya kuandika content creation Hii inasaidia sana kwa sababu natumia simu na internet inasaidia kwa sababu ukona hizo mbinu zote Unafanya communication na watu mbalimbali Unaeza nakiri video, unaeza nakiri sauti yako Kila kitu unaeza fanya na kazi ya kijichari Hii inasaidia sana kwa sababu ukona vitu hizo ukonazo unatembea nazo na zinasaidia sana.

Kapuni ya teknolojia inayo aminika ni Apple kwa sababu ya ubora wa bidhaa zake kama iPhone, MacBook, iPad na pia ikona current system. Pia data zake, usalama wa data yake na ecosystem rahisi kutumia. So kwangu mimi naona Apple diyo ile kampuni ya teknolojia ninayo iamini.

Mimi hupenda kulala mapema kama sina shughuli ambayo nafanya Lakini nikiwa na shughuli ambayo kuna jukumu napaswa nitekeleze Mimi nitaamka nitalala nitachelewa kulala na then nitaamka mapema kwa sababu lazima shughuli hiyo nijaribu niimalize Kwa hivo inalingana kama ni jukumu zile nikonazo kama nimezimaliza ama kwema kuna deadline ambayo napaswa nimeet hiyo ndiyo jambo lile huwa nafanya.

Mimi hufanya kazi na watu wengine, huwa nataka kufanya kazi na watu wengine, kwa sababu mkiwa mnafanya mkiwa wengi, kuna ile kitu inaitwa steam spirit ambayo inakuwa. Unasoma kwa mwezako, anasoma kwako, lakini kama ni majukumu ambayo sio lazima ifanywe na watu wengi, mimi nikona uhuru wa kufanya kama mwenyewe. Niko na hiyo nguvu, niko na maono, lakini sana sana kazi inafanywa na wengine inasaidia kwa sababu kukiuwa na kama kuna makosa yametokea, tutajaribu kuyarekebisha wote, na pia watu wakifanya wengi, hata kila kitu nikifanya, wanataka kupatia mtu, ebu angalia, nimefanya vizuri.

Mambo ya kazi kifika kuna wakati wake kwa sababu lazima kila kitu kipangwe na lazima mtu ajipange vile unafanya kazi ili weze kufuta na mambo yako ya maisha ya kibinafsi. Kama ni mambo ya kazi lazima kukue na mipango, lazima kukue na sheria kwa mba nitafanya kwanzia sahizi mpaka saazile. Mambo ikifika ni mambo ya kibinafsi kifamilia na hiyo ina wakati wake na lazima watu wakubariane kwamba hii ni kibinafsi staki mambo ya watu wengine Hii ni tajifanya nikiwa pekee yangu Kwa hivyo mambo ya kibinafsi na kikazi staki zingiliane Lakini zote zinakuwa zinahusiana lakini lazima kukue na mipaka.

Kazi ile ya nyumbani ninayo chukia sana. Ni wakati wa ukiwa na wageni mambo ya kuosha vyombo. Mukiwa wengi kwanza, halafu watu watu wakule, ziwekwe hapo zote, halafu uwe ndiwe unaosha. Hiyo kazi inakua ngumu sana. Na saa zingine inaezafanya sherehe baada ya sherehe kufanyika kukuwe na shida kwa nyumbani kwa sababu hizo vitu vyote vikikusanywa ziwe ati ni wewe unaosha ukiwa peke yako zinauchovu mwingi sana na saa zingine ndiyo unaona ukiwa na sherehe ni vizuri mutu kama ametumia kitu yake, sahani yake, kikombe yake. Ni vizuri kama inawezekana mutu ajipatie kipaumbele, aoshe sahani yake na aoshe kikombe yake. Hii itasaidia sana katika ile mutu kuona ni kama si kuteswa ana teswa.

Mimi hupenda kuongea siasa. Kwa sababu siasa ndiyo maisha ya kila mtu. Kwa siasa diyo inamua vile tutaongozwa. Ndio inamua maisha ile tutaishi. Ndio inamua ushuru ule tutalipa. Kwa hivyo ukichagua kiongozi mbaya, then uongozi utakuwa mbaya. Ukichagua mtu, ukikosa kuchagua mtu, utakua unachangia kwa viongozi wabaya, kuingia kwa uongozi. Kwa hivo, lazima tuonge mambo ya siasa kwa sababu siasa ndio inapitisha zile sera, sera za elimu, sera za afya, sera za wafanya kazi, sera za ushuru, sera zote zile. Hata kama nimambo ya kujenga ile mambo ya kuongozuwa, vile tutaongozuwa na mna gani, ni kwa sababu ya uongozi. Kwa hivyo siasa ndiyo maisha, lazima tuwe tunaongea, tuhamazishe watu na tuambie lazima mtu ajitole apigekura kwa yule kiongozi ama chile chama ambacho kina nia ya kusaidia taifa kuendelea mbele.

Mimi napenda kutembea msituni kwa sababu ukiwa kwa msitu unaeza kuwa na unaona, unaskia vizuri, unaeza fikiria majambo flani, pia kuna hewa safi ambayo unapumua ukiwa kule kwa msitu. Pia inakufanya kama uko pahali pengine, fikla zako, zinanza kufiklia, vizuri, ukiwa kule, umerilaks kwa msitu. Ukitembea pia, unapumua hewa ambayo haijaharibiwa. Hewa ambayo inafaidi mwili wako. Ukitoka hapo, utakuwa umeturia, turi, turi. Na kwamba utakua mwenye kufikilia mambo makubwa, mambo mengi na kuona ulimwengu kwa njia nyingine.

Mimi hupenda kununua chakula ambayo inafaidia, inasaidia mwili wangu, inataka kunipua na upenda kununua chakula ambayo, si junk, chakula ambayo itasaidia mwili wangu, nipate chakula ambacho ni kizuri, chakula chenye mafaz, chenye kufaidi mwili, chakula ambacho ni balanced diet, Ativikuwa mba nikinunuwa yu itakuwa kama nitiba kwa mwili wangu.

Nimevaa nguo za kawaida ambazo zina niweka joto kwa sababu niko nyumbani na ile mambo nafanya kazi zina nipatia joto mzuri hata kama kulikuwa na baridi lakini nimevaa nguo za kawaida ambazo zina nipatia joto kwa mwili wangu.

Wakati wa kupumzika kazini, huwa za zingine natazama mtandaoni kuangalia zile habari zinatendeka kiulimwengu, ili niweze kujua vile kunaenda. Naweza kuangalia ile mambo ya natendeka ama niende kuangalia zile drama fulani katika mtandaoni ili akili zikuweze kupumzika kiasi.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kwanza kufanya mazungumuzo, kujua yale mambo tunapaswa tufanye, pia kuonyesha kuamba kila mtu ni mshindi wakati tunafanya kazi yetu, kwa hivo tukifaniza kazi vizuri, sisi wote ni washindi, na kuonyesha kwamba sisi zote tunahitaji yule mwingine, na kuamba hakuna mtu ambaye ni bora kushinda yule mwingine. Kwa hivyo sisi wote ni bora la lazima tushirikiane.

Mazoezi yangu ya kila siku ni kwanza ni kuruka na mkamba, pili nakibia kidogo, halafu asubuhi, halafu nikiwa kwa ofisi, nikiwa nafanya kazi nahakikisha kwamba na amka kidogo na tembea kiasi baada ya kukaa chini kwa muda. So hii nasaidia kwanza ukiwa kazini Unatembea kidogo kwa ofisi ili uweze uchofu usikuletee shida.

Teknolojia ni maisha na inatuhuzu. Kila kitu kuanzia simu mambo yote tunafanya ni teknolojia. Hatuezi ishi bila teknolojia hata siku moja. Kwa sababu maisha yetu yote saa hizi lazima tuwe na teknolojia nayo kwa sisi wote. Kwa hivyo teknolojia kwetu ni muhimu kila siku na huwezi ishi bila teknolojia ata siku moja.

Napenda hesabu kwa sababu wakati unafanya kitu hesabu inaefanya uone mambo ki scientific kwamba kama ni kitu unafanya unafanya mikakati yoyote unajaribu kuona ile gharama itakugharimu ukifanya kitu so lazima mtu ukiwa katika hii nchi uwe unapenda hesabu kwa sababu hata hesabu sa kuhesabu pesa hesabu za vile utapanga masaa yako hiyo ni hesabu kwa hiyo hesabu pia ni muhimu kwetu na mtu ni vizuri mimi naipenda sana.

Nimejipanga kwamba mwaka mpya, lazima nifukishe mwaka mpya, nikiwa pahali ninapumzika, pahali nafanya sherehe, pahali nitaiba kidogo, pahali nitaenda kuburudishwa na wanamuziki, pahali ambapo nitakuwa pahali watu na marafiki, Tukicheka iri tufukishe mwaka mpya wenye mafanikio wa 2026 Kwa hivo lazima nisherehekee mwaka mpya ambao unakuja.

Zoea lile nzuri ambalo nimejenga katika maisha yangu ni kwamba. Lazima nikue na dhamu, nidhamu ni kifanya kitu. Lazima kwanza niangalie kwa keenness, ile detail, ile kitu nafanya. Lazima ni patie fikira zangu zote kwa ile kazi nafanya. Lazima ni jaribu kujifunza mambo mpya ambayo inakuja. Hii inasaidia sana. Lazima pia niangalia yale maneno ninafanya, feedback yake na ipata ili niweze kusoma kutoka kwa yale labda kama ni siku fanya vizuri niweze kuisoma.

Mimi sina ndege wa kufugwa nyumbani, lakini hii ni kitu nimekuwa nikifikiria labda tukienda mwaka ujao nitakuwa na ndege ambayo nitaweka nyumbani, ili niweze kufuga zikae huku kama vitu vinafanya macho yangu iwe nafanya inanifurahisha, so nitafikiria kufuga ndege huku nyumbani.

Ungu ya kupendeza ni langi ya samawati. Hata kwa nguo shati zangu ni na shati mingi za rangi ya samawati. Pia ukuta wa nyumba yangu ni langi ya samawati. Hii lio huwa inanipendeza sana. Hata nikienda pahali nione hiyo rangi huwa inanifurahisha na saa zingine utaka kuchukua picture pahali kuna rangi kumepakwa rangi ya samawati.

Mimi naweka picture zangu kwa mtandao, nikienda pahari pazuri, nione kuna mazigara bora, nitapiga picture zangu na niweke kwa mtandao, rakini lazima picture ikuwe na message, ni nini hii nataka kuweka kwa watu, isuwe tuu ni picture ile ambayo ninaweka, lazima ikuwe na message, nataka watu wasome nini kuhusu hiyo picture.

Mimi huwa natumia mfumo wa usalama kwa simu yangu. Huwezi ingia simu yangu kwa sababu lazima uweka kidore changu ili uweze kufungua simu yangu. Hii ni teknolojia ambayo ata imeingia kwa maofisi kwamba. Mkiwa na ofisi ni vizuri kueka vitu vya usalama mtu akikuja kama nimfanyakazi. Anafungua na kidore yake. Hii inasaidia sana wakati unaangalia vile mtu ameingia ofisi, yale masaa anashinda amekuja, yale masaa anatumia kushinda akitoka toka inje, inaeza kuwa sana ni tool mzuri kwamba hakuna mtu ambaye unaeka hapa tu wa kumuangaria. Yeye kidore yake diyo itasema data yake inasema amekua akifanya kazi masaa mangapi, amekua akitoka toka masaa mangapi na hapo hiyo inaeza kutumika kama tool ya kufanya monitoring ya huyo mfanyakazi.

Mimi nimeshawahi jifunza kupiga gita, lakini sija faulu, lakini hii ni kitu naendelea wakati nikipata nafasi, hua najaribu kuipiga, lakini kupiga gita, pia inalingana sirahisi, lakini kitu mtu hua na anakaa nikijaribu kidogo. Nikipata tunafasi gita, ninapiga kidogo, lakini haijawahi, sijawahi master ile skill ya kupiga gita. Lakini kitu kina nipendeza sana.

Napenda kucheza mchezo wa kandanda na kukimbia. Hizi ni michezo ambazo wanasema ukiwa kama ni kandanda inaleta uhusiano mzuri, upendano na kwamba inasaidia kwamba katika mchezo wa kadanda lazima kukue na team one. Pia katika mbio inasaidia kwa sababu ni bidii yako inakufanya uende pale. Na pale kama mkona team, mnaeza hasa chukua na wale pacemakers mkisaidiana. So hizi ni michezo mbili ambazo zikon, niko nazo kwa roho yangu.

Huwa nafanya kazi na timu ya mbali kupitia mitandao. Tunakuwa na mikutano na kama kuna kazi tukonazo tunapatiana file alafu mtu wanaeza ona pale umefikisha na kwamba ukiwa na pale umefikisha na yeye mnapatiana ili mtu muweze kujua. Flani amefikisha jambo lake wapi flani zoezi lake limefika wapi na jee tunasonga mbele tunafanya mikutano kupitia mitandao ya Whatsapp na pia tunacreate zile links ambazo tunaezashare information.

Mimi napenda kusafiri na ramani kwa sababu ukiwa nayo unaweka tu kwa simu yako inaenda ikikuonyesha kule unaenda ile dahili pale unaenda na hii inasaidia kwa sababu hushindi ukiuliza watu ati sehemu fulani ni wapi inakuonyesha mpaka ile njiafupi utatumia unaeza pia itumia kujua upande huwa gari kukona managani Kukona magari mingi kwa barabara ama kuna danger yoyote ya usalama unaeza pata ukiwa pahali fulani. So hiyo ramani inasaidia sana kwa sababu unaweza jua mambo mingi.

Napendelea mfumo wa simu wa aina ya Android ama Apple. Hizi simu huwa ni nzuri sana kwa sababu unaezafanya mambo mengi nazo, zina mawasilino mzuri, unaezafanyia kazi yako yoyote pale na zinaweza kaa sana. Inafanya maisha kuwa mzuri kwa sababu Hata mikutano ya kazi Unafanya, unaeza weka data yoyote pale na ushare information na pia unaeza weka mitandao ya jamii katika hizi simu.

Simu yangu nacharge kila siku kwa sababu ya ile kazi niko nayo. Na nikiwa na kazi mingi, huwa nacharge mara kama mbili. Kwa sababu, inaweza kaa na moto kwa muda mrefu. Kwa hivyo, inalingana na ile kazi niko nayo kwa sababu, huwa natumia nikiwa na kazi mingi. Lazima nikae nikicharge simu. Kwa sababu, sitaki, sipendi kucharge kifaa yangu ya simu nikiwa nafanya kazi. Napenda kwanza inacharge, inakuwa na moto imejaa, ili niweze kuendelea na kazi zangu.

Huwa napiga picha kulingana na matukio. Hii ni kwamba nikiona kitu ambacho nawezatumia napiga picture. Nikiona kama ni content nataka kupiga naweza piga picture wakati huo. Lakini siwezi sema ni mara ngapi kwa sababu kupiga picture inategemea na matukio yale ambayo nimepatana nayo. Kwa hivyo wakati huo ndiyo na piga picture. Ama kukiwa na sherehe fulani ama ukumbusho fulani huo naeza kuwa na piga picha kwa wakati mwingi.

Huwa napenda kunywa chai asubuhi. Kwanza huwa nachemsha maziwa. Maziwa ikichemka kutoka kwa moto. Huwa naweka maji naongeza maji. Halafu naweka majani kiasi. Halafu inachemka pamoja. Ikimalizika na chukua kichungi natia kwenye kikombe. Chai yangu naikunywa hivo na inakua tamu sana.

Zawadi ile nzuri nimewaipokea ni tarakilishi ama laptop. Hii ni zawadi ya ambayoo ilinifurahisha kwa zababu haikuwa tu zawadi yoyote. Ilikuwa laptop ya aina ya Macbook ambayo kampuni yake ile imetengeneza ni Apple. Hii huwa inanisaidia kupanga mambo yangu na ikona features mingi sana ambayo zinasaidia wakati nafanya kazi yangu. Hii ndiyo zawadi ambayo imewahi kuwa mzuri kabisa.

Kazi ile mimi na idhamini ni ya teknolojia. Huwa naamini kwamba teknolojia inaeza tatua matatizo mingi ya dunia. Na ni vizuri kwa kila mtu ajaribu kujua kitu ya teknolojia. Kama kwa mfano lazima kila mtu ajifunze utumizi wa AI. Hii ni ndio dunia pale inaelekea. Na kama huu lazima sisi zote tuwe tunajifunza AI. Hii diyo itafanya mambo yetu ya kue lahisi kwamba ata AI kikuja si tunajua huwa tunajua kuitumia AI imekua kama ni simu Lazima sisi sote tujifunze.

Mimi hupenda kuzikiliza mziki wa ''country music'' ama ''reggae''. Hizi muziki zina mafunzo ya ndani kabisa. Zinaelezea mambo ya maisha, vile yalivyo. Na wakati nazisikiliza hua nafurahi sana. Nakuwa nikikaa pahali kwa sherehe hua nataka kusikiza hizi muziki. Zinatuliza roho yangu.

Mimi napenda timu ya mpira ya ''Manchester United'' ambayo inachazea kule ''premier league'' kule uingereza. Timu hii nilianza kuipenda nikiwa mdogo. Nilipenda sana kwa sababu ya yule alikuwa kocha wao, alikuwa Alex Ferguson. Vile alipambana nayo kwa miaka mingi akiwa kocha na vile wamewashawahi chukua taji mingi za ligi kuu ya premier. Na pia katika ushindi wa kule pande za Europa Hii timu inaonyesha kwamba mtu akiwa na subira mnaeza fika mbele Imechukua mataji mingi katika hiyo ligi.

Nimejifunza kwamba kwa kazi ifanyike lazima we ukue mtu mwenye subira, uwe mtu ambaye anapenda kusoma, uwe mtu ambaye anapenda kusikiza vile wateja wake wanasema. Kwa hivyo lazima uwe unawasikiza, uwe na subira, uwe unaendelea kusomea yale mambo vile utaendeza hiyo kazi vizuri na lazima ukue mtu ambaye ananidhamu, hiyo diyo inafanya mtu aendeleze maisha yake vizuri na kazi ipate na ikusaidie kabisa na muweze kupiga hatua.

Ule ujuzi ambao ninahitajika kuimarisha ni kwamba lazima nijifunze ile teknolojia mpya inakuja Lazima nijifunze mambo ya AI kwa sababu bila hiyo teknolojia kuijua unaeza kuwa utaachwa katika dunia mambo yatakuwa yanaendelea na usipo harakisha ama usipo endelea ukisoma hutaweza kupambana na yale mambo yanatokea Kwa hivyo lazima tujifunze teknolojia, lazima tujifunze AI ili tuweze kuendeleza maisha na kuendeleza kazi zile tunafanya.

Mazoezi ya mwili hua nafanya kuanzia asubuhi nakimbia kidogo, halafu nachukua kamba naruka ruka nayo, halafu wakati wa kazi zangu hua niki nikikua nimekaa kama chini kama masaa moja, hua naamka nazunguka zunguka kwa ofisi, kwa hivyo naeza sema na hua nafanya ili mwili yangu ikue na nguvu.

Mimi huwa napenda muziki ya country music na pia hii ya ligi, hiyo ndiyo mziki ile mimi huwa napenda sana kwa sababu inamafuzo mengi, inatufuza mambo ya maisha ya kila siku na vile pia kutupatia ile motisha ya maisha, kwa hivyo hizi ndizo zile muziki mbili huwa napenda sana.

Huwa najikinga jua kari kwanza kutotembea sana nikiwa niko kwa juakari Lakini nikiwa kwa nyumba hua natumia AC ili iweze kuleta ile hewa mzuri kupunguza joto Pia huwa na kama kuna jua mingi sipendi kuvarisha hua navaa zile nguo ambazo ni nyepesi na pia katika kukiwa na jua mingi, vitu vyangu kama tarakishi ama simu hua naziweka pahali.

Huwa natumia wi-fi wakati niko pahali kama nyumbani nikiwa kwa ofisi ama nikiwa sehemu ambazo wi-fi ninadhibitisha kwamba ina usalama huwa natumia wi-fi lakini saa zingine kama nimeenda pahali nikiwa nje kiasi huwa natumia data ya simu hii nasaidia kuanza kwa kukua Lazima niwe najua kile kinaendelea Lazima niwe najua kile kinaendelea mitandaoni ama yale mambo matukio yanatokea So natumia wi-fi au data kulingana na sehemu pale niko.

Nilikuwa napenda somo la historia shuleni kwa sababu kati ukiangalia historia inajua kule watu wametoka na hapa ukijua pale watu wametoka unaeza kupanga mambo pale tutaenda. Kwa hivyo historia kwangu ilikuwa inanisaidia kwa sababu nilikuwa najua nasoma maneno ya vile kulifanyika na then najipanga kwamba maisha yanayokuja nitajua kuyatatua kwa sababu nimesoma yale yaliyotendeka.

Ningetaka sana kujifunza lugha ya kifaransa ili niweze kwa sababu niweze kuwasiliana nayo Nimejifunza lugha ya kiingereza kiswahili na kifaransa pia najua itanisaidia katika hii maisha ambayo tunapitia kila siku Kwa hivo nikipata nafasi nitajifunza kifaransa ili niweze kujua vile maneno yake hua inaenda.

Mara kwa mara, watu huenda sinema kulingana na mambo haya burudani na mapumziko, wengine hupenda kuenda mara moja kwa wiki ili kufurahia filamu mpya. Bajeti, kwa sababu tiketi na vinywaji huongeza gharama, wengi huenda mara moja kwa mwezi au wakati kuna filamu mahalum. Upatikanaji wa muda, watu wenye, ratiba ngumu huenda mara machache labda mara moja kwa mwezi, kadha. Teknolojia ya nyumbani kwa sasa kwa kuwa sasa kuna Netflix na huduma zingine baadhi ya watu huenda cinema mara chache sana kwa sababu wanaona filamu nyumbani kwa hivyo tunawezasema hii inalingana na mtu ile masaa anapatikana.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli, basketball, baseball, mara nyingi hujulikana kama Golden Age of Baseball. Na ulikuwa wakati ya miaka ya 1920, 1920 hadi 1960. Ambapo mchezo huu ulipata umaarufu mkubwa nchini marekani. Ukihusishwa na wachezaji wakubwa kama Babe Ruth, Jackie Robinson na Joe D. Maggio.

Njia za kulinda faragha mtandaoni, kutumia neno siri imara, changanya herufi kubwa, ndogo, namba na alama, kuweka uthibitisho na hatua mbili, hii hufanya account iwe salama zaidi, kuepuka wifi za umma bila VPN, wifi za bure mara nyingi hazina usalama, kuthibiti ruhusa za programu, angalia ni data gani programu zinapata kamera eneo mawasiliano kusafisha historia ya kifijari hupunguza uwezekano wa kufuatiliwa kuepuka kushiriki taarifa binafsi kwenye mitandao ya kijamii bila sababu kusoma sera za faragha kabla ya kutumia huduma mpya ya mtadaoni. Ikiwa unataka kujua zaidi kuhusu Microsoft inavyo shughulikia faragha na data unaweza kusoma taarifa rasmi ya faragha.

Mafuzo ambayo kwa kawaida husaidia mimi kazini. Kwanza, mafuzo ya ujuzi wa kiufudi, kujifunza kutumia programu, mashini na teknolojia mpya. Mafuzo ya uongozi na usimamizi, husaidia mimi kushugulikia timu na miradi kwa ufanisi. Mafuzo ya mawasiliano, kujua jinsi ya kuwasiliana vizuri na wateja au wafanya kazi wenzangu. Mafunzo ya ubunifu na kutafuta matatizo wasaidia kufikiria nje ya kawaida na kupata suruhisho bora mafunzo ya ustawi na kisaikorojia na usawa wa maisha husaidia hukudumisha afya ya akili na kupunguza mzongo wa mawazo kazini.

Chakula chenye mafuta, faida yake, hutoa nishati nyingi kwa mwili, husaidia kuvionza vitamin fulani, A, D, E, K. Mafuta mazuri kama yale ya samaki, karanga na parachichi ni muhimu kwa afya ya moyo na ubongo, changamoto. Mafuta mabaya trans fat na saturated fat nyingi ya kizidi huogeza hatari ya sinikisho la damu, kolesterol na magwojo ya moyo. Chakula kisicho na mafuta, faida kina karoli chache kusaidia kupuguza uzito wa kulida afya ya moyo, mboga mbichi, matunda na nafakanzima, huogeza nyuzi nyuzi na vitamini. Changamoto, bila mafuta kidogo, mwiri unaeza kushindwa kuvyonza baadhi ya vitamini muhimu. Kwa hivyo ni swala la kuchagua moja tuu bali kudumisha uwiano kula vya kula visivyo na mafuta maranyingi Lakini pia kujumuisha mafuta mazuri kwa kiasi kidogo.

Mimi napenda kununua vitu mtandaoni. Faida ya kununua mtandaoni ni kama ifuasaavyo. Urahisi unaweza kununua ukiwa nyumbani bila kuenda dukani. Uchaguzi mpana. Bidhaa nyingi kutoka sehemu tofauti. Zinapatikana kwa urahisi. Bei nafuu na ofa. Mara nyingi kuna punguzo na ofa maalumu mitandaoni. Ulinganishaji rahisi unaweza kulinganisha bei na ubora wa bidhaa kwa haraka. Chagamoto ni usalama na ambapo kuna hatari ya uragai ikiwa hutumiwa tofauti salama Kucherewa kwa usafirisaji bithaa zinaweza kuchukua muda kufika Kutokuwepo na uzoevu wa moja kwa moja uwezi kushika au kujaribu bithaa kabla ya kununua Kwa hivyo watu wengi huchanganya ununuzi ya mitandaoni na ya dukani kuringana na mahitaji yao.

Juisi maalumu maarufu na ladha zake. Juisi ya maembe tamutamu na nizito mara nyingi hupendwa sana hasa musimu wa maembe. Juisi ya machungwa chachu kidogo safi na yenye vitamini C nyingi. Juisi ya nanasi ladha ya chachu na tamu kwa pamoja husaidia mge ngenyo wa chakula. Juisi ya tikiti maji nye pesi na baridi bora sana kwa kupunguza kiu. Juisi ya papai haina laini na utamu yenye nyuzi na vitamini Kwa hivyo kila juisi inaladha yake na faida zake za kiafya wewe binafsi unapendelea juisi utamu kama ya maembe au yenye chachu kidogo kama ya machungwa nanasi.

Namna ninavyo ogeza uzarisaji wangu kutumia taarifa mpya mtandaoni na tafuta maarifa mapya kila mara ili majibu yangu yawe sahihi na ya kisasa. Kupanga majibu kwa uazi, ninatengeneza majibu yenye muudo mzuri vichwa orodha jedwali ili yawe rahisi kuelewa. Kujifunza kutokana na mazugumuzo Kila swali jipya ninafasi ya kuboresha jinsi ninafyo kusaidia Kuchaganya ubunifu na mantiki na toa majibu yenye taarifa kamili lakini pia yenye ubunifu ili yawe ya kuvutia kueka kipa ubele kwa ufanisi ninalenga kukupa majibu ya moja kwa moja bila kupoteza muda.

Mchezo bora wa mpira wa kikapu mara nyingi hutajwa kama kuwa game Sita ya finali ya za NBA mwaka wa 191998 kati ya Chicago Bulls na Utah Jazz ambapo Michael Jordan alifunga the last shot na kuipa Bulls ubingwa wa sita Miongoni mwa wachezaji bora wa Amerika kwa sasa majina kama Lebron James na Stephen Curry yanaendelea kutajwa sana kutokana na usashawishi wao mkubwa na mafanikio ya kipekee katika NBA.

Njia maarufu ya kupumzika, muziki kusikiliza nyimbo za kutuliza au zile unazozipenda huondoa mzogo wa mawazo kusoma kitabu kizuri na au makala husaidia akiloi kutulia kutazama filamu au vipindi burudani nyepesi huondoa mawazo ya kazi mazoezi mepesi, yoga kutembea na mazoezi ya kupumua husaidia kupunguza uchovu kula chakula kizuri, mlo wa jioni au kitafunio, ulieta, furaha na utulivu kuzungumza na familia au marafiki mazungumuzo ya karibu huondoa upweke na kuleta faraja. Kwa hivyo kupumzika ni mchaganyiko wa kile kinacho kufanya ujisikie huru na kutulia. Wewe binafsi unapendelea zaidi kupumzika kwa muziki na filamu na kwa mazoezi na vitabu gani?

Namna ninavyo shiriki katika jamii. Kuelimisha, natoa maarifa na ufafanuzi hili watu wajifunze na kuongeza uelewe wao. Kusaidia maamuzi, naweza kusaidia kuchaganua, chaguo na kutoa taarifa sahihi kwa maamuzi bora. Kukuza ubunifu, kutoa mawazo mapya kwa miradi, biashara au masomo. Kujenga mawasiliano ninasaidia watu kueleza mawazo yao kwa uwazi na muundo mzuri kueka mshikamano wa kidigitali kwa kuwa na mazugumuzo yenye heshima na msaada nina changia jamii ya mtandaoni yenye mshikamano. Kwa hivyo ushirikano wangu ni wa kiakili kidijitali.

Vipidi maarufu vya kimataifa, friends tamdhilia ya vichekesho kuhusu maisha ya marafiki sita jijini New York, Game of Thrones tamdhilia ya kifantasia yenye siasa vita na hadithi za kifamiria, Breaking Bad inasimulia maisha ya mwalimu wa kemia anaye badilika kuwa mtengenezaji wa dawa haramu, The Simpsons katuni ya muda mlevu inayochambua maisha ya familia ya kawaida kwa uchezi, vipidi maarufu.

Mambo ya ambayo ninafanya wikendi kwanza kupumzika nyumbani kutazama filamu kustaarabu au kulala zaidi kukutana na marafiki familia sherehe ndogo chakula cha pamoja na mazungumzo ya kifamilia michezo na mazoezi kukimbia kucheza mpira kuogelea au kuenda gym safari dogo kutembelea sehemu za burudani bustani au miji jirani ibada na shughuli za kijamii kushiriki kanisani, msikitini au shughuli za kijamii Kujishughulisha na kazi dogo kufanya usafi kupika na kushughulika bustani Kwa hivyo wikendi mara nyingi ni muda wa kupumzika, kushirikiana kujiburudisha.

Namna ninavyosaidia jamii, elimu, natuma ufafanusi na majibu ya maswali ili watu wajifunze na kuongeza uwelewe wao, kuelewa kwao. Ubunifu nasaidia kuandika hotuba, mashairi, mipango ya biyashara na mawazo mapya kwa miradi. Ufanisi kazini napanga taarifa kwa uwazi ili kusaidia watu kuokoa muda na kufanya maamuzi bora. Mshikamano wa kidijitali kwa mazungumzo yenye heshima na msaada ninachangia jamii ya mitandaoni, yenye mshikano wa maadili. Kujenga ufahamu wa kijamii natoa maarifa kuhusu masuala ya kijamii, mazingira na teknolojia ili watu wafikirie kwa kina. Kwa hivyo, mchango wangu ni wa kiakili na kidijitali.

Kusimamia kuna faida yake na pia kusimamiwa pia kuna faida zake. Kwa hivo kama ni kusimamia kuna faida ifuatayo nafasi ya kuongoza au kuamua mwelekeo wa timu kuwa na usawishi mkubwa katika matokeo ya kazi. Fursa ya kukuza wengine na kuwasaidia kufanikisha malengo yao changamoto, shinikisho la kufanya maamuzi sahihi uwajibikaji mkubwa wa matokeo ya team. Kusimamiwa ama being managed faida yake, mwongozo wa mwelekeo kutoka kwa viongozi Shinikisho ndogo la kufanya maamuzi makubwa nafasi ya kujifunza na kukuza ujuzi chini ya uongozo wa mtu mwingine changamoto, wakati mwingine uhuru wa kufanya maamuzi ni mdogo unahitaji uvumulivu na uwezo wakufuatia mwelekeo Kwa hivyo kusimamia kuna uhusiano wa uongozi na uwajibikaji ilhali kusimamiwa kuna husiano na kujifunza na kutekeleza majukumu.

Lele lengo ambalo niko naro kazini ni kwamba kwamza kupada gazi ya uongozi kutoka mfanya kazi wa kawaida hadi meneja wa mkurugenzi Kujenga utaramu maarum wakua mutaramu katika sekta frani kama teknolojia, fedha ama kirimo Kujenga biashara binafsi kutoka ajira ya kawaida hadi kuajiri na kuendesha kampuni Kufanya kazi kima taiva, kupata nafazi za kazi inje ya nchi au kutika mashirika ya kima taiva Kuchangia jamii, kutumia kazi ya kuleta mabadiriko, chanya kwenye watu na mazigila Pia usalama wa kifedha kupata kipato thabiti na akiba ya muda mlefu kupitia kazi Videkezo vya kuva kufanikisha marengo ya muda mlefu, kujiwekea marengo madogo ya mafupi, mafupi yanayo eleza kwenye lengo kubwa, kuendeleza kujifunza na kuongeza ujuzi, kutafuta ushauri nami na mitandawa ya kitaruma, kudumisha nidhamu na ufumirifu.

Ndiyo, mimi nimesha waikufanya yoga, faida za yoga ni afya ya mwili husaidia kuboresha nguvu, unyumbufu na usawa, afya ya akili kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza utulivu wa kiakili, kupumua vizuri, mazoezi ya kupumua huimarisha mapafu na kuleta utulivu, kujitambua, husaidia mtu kuungana na nafsi yake ya ndani na kuongeza umakini. Aina maarufu za yoga, hadha yoga inalenga makao na kupumua kwa utulivu Pinyaza yoga inahusisha mkao unawabadilika kwa haraka na kupumua kwa uratibu Ushatanga yoga ratiba ya makao na nguvu na nidhamu kali.

Ninacho kipenda zaidi kuhusu mtaa wangu ni utulivu na mshikamano wa watu, watu wengi wanafahamiana na kusalimiana jambi linalofanya, nijisikia, salama na kukaribishwa Pia napenda kuona watoto wakicheza nje na majirani wakizugumuza jioni hasa baada ya siku ya kazi hari hiyo inaleta hisia ya jamii ya ukweli, mtaa wangu una maduka ya karibu, hivyo ni rahisi kupata mahitaji ya kila siku bila kusafiri mbari. Kuna pia barabara tulivu na miti na jambo linaro fanya kutembea au kuka nje kuwe kufurahisha. Wakati wa wikendi mazingira yanakuwa ya pole pole na kupumzika.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi za usimulizi na ujifuzaji hasa zile ambazo zina mafunzo ya maisha, urafiki, ujasiri au siri za kutumia misisimuko. Pia napenda vitabu vya historia na utafiti kwa sababu vinanifudisha kuhusu matukio ya zamani, tamaduni tofauti na njia za kufikiri kwa kina. Mhusika au sehemu ya kitabu inayo inayo penda mara nyingi ni ile inayoonyesha thabiti, ujasiri au akili ya kipekee Napenda kusoma kitabu hivi wakati niko peke yangu nyumbani kwenye bustani au wakati wa safari kwa sababu kunanifanya nifikirie niondoke kidogo kwenye maisha ya kila siku na pia nijifunze mambo mapya.

Chumba changu chakurara ni mahali ni napo pumzika na kupata usingizi mzuri. Napenda chumba hiki kwa sababu kina mpangilio mzuri ni safi na kina mazingira ya utulivu. Kila siku na kaa kwenye kitanda changu kilicho pambwa na mabegu laini, branketi na mito ya kupendeza ambayo hufanya nionekane vizuri na nijisikia laha. Chumba hiki pia kinadirisha linalo pokea mwanga wa asubuhi jambo linalo ongeza hisia ya furaha na utulivu. Napenda kuwa ndani ya chumba hiki kwa sababu najisikia salama, tulifu na niko tayari kwa usingizi mzuri. Mara nyingine napenda pia kusoma kitabu na kusikiliza muziki kwa utilivu ndani ya chumba changu chakulala.

Somo la sayansi ninayopenda zaidi ni fizikia, kwa sababu linanifudisha jinsi vitu vinavyofanya kazi. Nguvu za asili na maelezo ya kimsingi ya ulimwengu. Napenda jinsi kanuni na za fizikia zinavyoweza kueleza mambo ya kila siku kama muendo, nguvu na nishati. Mara nyingi napenda Somo hili kwa sababu nilinachaganya na dhalia na majaribio ya vitendo na kunipa fursa ya kufikiria kwa kina na kutatua matatizo. Nakumbuka muhusika au mwalimu aliye nifudisha Somo hili, alikuwa mwalimu wa shule aliyenifudisha kwa njia ya kuvutia na yenye mazoezi ya vitendo jambo lililo nifanya nifurahie zaidi.

Napenda kuandika na kuongea, lakini kila kimoja kina nafasi yake kulingana na hari. Kuandika kuna nipendeza kwa sababu kuna nipa muda wakufikiria kwa kina na kupanga mawazo vizuri. Nikiwa naandika naweza kuchagua maneno kwa utulivu na kueleza hisia au mawazo kwa jia iliowazi na ya kina. Pia kuandika kuna nisaidia kule kodi mawazo kupamba mipango na kushiriki taarifa kwa usahihi. Kwa upande wa kuongea napenda pia kwa sababu na kuna luhusu mawasiliano ya moja kwa moja na ya haraka kuongea kusaidia kuelewana kirahisi kujenga uhusiano na kuonyesha hisia kwa sauti na miondoko Nirahisi zaidi kubadirisha mawazo na kupata majibu papo hapo Kwa ujumla na nafurahi vyote viwili, kuandika kwa umakini na utulivu na kuongea kwa mawasiliano ya karibu na ya papo kwa hapo kila jia ina uzuri wake kuligana na lengola na mazingira.

Mimi kwa kawaida nangojea barua pepe mara chache kwa siku Labda asubuhi na jioni kulingana na shughuli zangu Napenda kudhibiti muda wangu ili nisipoteze muda mwingi kwenye simu na kompyuta Napenda kusoma barua pepe zinazoleta taarifa muhimu kutoka kazini, shule au marafiki na mara nyingine barua pepe za ofisi hufanya niwe na mpangilio mzuri wa kazi Ningefurahi pia barua pepe zilizo na habari za furaha taarifa za matukio fulani au ushauri muhimu kwa sababu hufanya nijisikie kushirikishwa na kuwa na taarifa za wakati mwafaka.

Kila jioni napenda kuwa na utaratibu wa kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwanza mara nyingi na panga mambo ya kesho kama kazi, masomo au shughuli nyingine kisha napenda kupumzika kwa kusoma kitabu, kusikiliza mziki na utulivu au kuangalia kipindi kifupi cha televisheni. Baada ya hapo napenda kuandaa chumba changu, kuosha mikono na mwili na mara nyingine kuoga ili kujisikiliza safi na utulivu. Hatimaye nakaa kitandani nikizingatia mambo mazuri ya siku na kujaribu kuondoa mawazo yenye msongo. Utaratibu huu wa jioni unanisaidia kupumzika, kulala vizuri na kuamka kesho tayari kwa siku yenye tija.

Kila wiki napenda kupanga ratiba yangu kwa mpangilio ili kuhakikisha kazi zinafavani kishwa kwa ufanisi. Kwanza napanga agenda kuu ya kila siku ikijumuisha mikutano kazi za haraka na miradi ya muda mrefu. Mara nyingi ninaweka vipaumbele kazi muhimu kwanza kisha zile ziziso haraka ili kuepuka msongo wa mawazo. Napenda pia kuwacha muda wa kupumzika na shuguli za burudani kwani ni muhimu kwa afya ya akili na kuongeza tija. Pia maranyingi na pangilia wiki yangu kutumia teknolojia kama kalenda ya simu au kompyuta ili kukumbusha kazi muhimu na kufuatiria maendeleo. Kwa mwisho wa wiki napenda kudhibitisha kazi zilizo fanikishwa na kupanga mwendeleo wa wiki ijayo. Kwa kifupi kupanga wiki yangu ya kazi ni changa kipaumbele na ratiba mapumziko na teknolojia jambo linaro saidi ya kuwa natija kudhibiti muda na kufanikisha malengo ya kila siku.

Napenda sana mbwa na ningependa kumfuga ikiwa nitapata nafasi nzuri. Mbwa ni mnyama mwaminifu, mlinzi na rafiki wa karibu sana kwa binadamu. Ninapendezwa na jinsi wanavyoweza kuelewa hisia za mtu na kuwa karibu nawe wakati wafuraha au huzuni. Ningepeda kufuga mbwa kwa sababu anasaidia kujisikia salama hasa nyumbani na pia ananiha masisha kufanya mazoezi kama kutembea au kukimbia asubuhi Pia mbwa hufundisha uabikizaji kwa sababu unahitaji kumlisha kumtuza na kumpa upendo kila siku kama ningekuwa na mbwa ningehakikisha anapata chakula bora matibabu ya mara kwa mara na muda wakucheza. Ningepeda pia kumfunza tabia nzuri ili awe mnyama mwenye nidhamu na rafiki kwa watu wengi.

Nahakikisha kwamba ninajitunza ili nijali mwili wangu, akili na hisia zangu kila siku. Kila asubuhi napenda kula chakula chenye afya kama mboga, matunda na proteini ili kuwa na guvu za kuanza siku. Pia napenda kufanya mazoezi kama kutembea, kukimbia au yoga Kwani husaidia mwili kuwa imara na akili kuwa utulivu. Pia napenda kupumzika na kufanya shughuli za kupendeza kama kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kutafakari kidogo. Mara nyingine hufanya matunzo ya kibinafsi kama kuoga, kudumisha usafi na kulala kwa wakati unaofaa.

Napenda zaidi hali ya hewa yenye joto la wastani au upepo mwanana. Sio joto kali sana wala baridi kupitia kiasi. Hali hii hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu na ni rahisi kufanya shuguli za kila siku bila kuchoka. Ninapenda hali ya hewa ya aina hii kwa sababu inafaa kwa kutembea, kufanya mazoezi, hata kukaa nje kupumzika, pia huniruhusu kuvaa nguo nyepesi na starehe bila usumbufu. Wakati jua inapokuwa la wastani na kuna mawingu kidogo mazingira yanakuwa mazuri na ya kuvutia.

Napendelea chakula chenye ladha ya chumvi na kidogo ya piripiri. Napenda ladha hizi kwa sababu zinafanya nijisikie furaha kuchagamsha hisia na kufanya kilamlo uwe na kufutia. Mara nyingi napenda chakula hiki ikiwa ni kama nyama ya choma, samaki au mchuzi au mboga zilizo pikwa vizuri na viungu. Ladha ya chumvi kidogo ya pilipili inafanya chakula kutosha na kuwa na musisimuko bila kuwa kali sana. Napenda pia kuwa na vinywaji vina viyofaa na chakula hiki kama maji au chai ilikuongeza raha ya kula Kwa kifupi napenderea chakula chenye ladha ya nayo chagamsha hisia na kufanya mlo kuwa wafuraha na kulidisha.

Mfereji wa tivi ninaoupenda zaidi ni national graphic. Napenda kwa sababu na unanifudisha mambo mapya kuhusu sayansi wanyama na tamaduni mbalimbali duniani. Mara nyingi napenda kufuatilia viipindi vinavyoonyesha mazingira ya asili, utafiti wa sayansi na hadithi za kuvutia kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Fereji huu unasaidia kupata elimu kwa njia ya burudani, kuona mandhari ya ajabu na kuelewa maisha ya wanyama na watu. Napenda pia jinsi vipindi vyake vinavyowezesha kushirikisha familia na marafiki kwa sababu tunajifunza pamoja na kushirikiana mawazo.

Tabia ya watu inayo ni chukiza zaidi ni kukosa heshima au kutojari hisia za wengine. Napenda watu kuwa wawajibikaji wenye adabu na waposirikiana na heshima. Kwa heshima na kubuka mara kadhaa ni mekubana na watu ambao wanapiga kerere kuteremuka au kutojari muda wa wengine. Na hiyo inanifanya nijisikie hofu au kuchoshwa kiakiri. Napenda pia watu waaminifu na wangarifu kwa sababu wanaongeza furaha na mashi mshikamano katika kira hari. Kwa kifupi tabia zisizo na heshima au zizo na uambikizaji zina nichukiza na kufanya niwe makini zaidi kuzuguka watu wa aina hiyo.